Kinywaji cha baridi ninachokipenda zaidi ni juisi ya maembe iliyochanganywa na chungwa. Hasa, ikiwa imeandaliwa kwa matunda halisi na kutolewa ikiwa imepoozwa vizuri. Kinywaji hiki hunipa mchanganyiko mzuri wa ladha tamu na chachu kidogo ambao ufanya koo nipate faraja na mwili ujisikie mwenye nguvu. Hasa, katika siku za joto kali, mimi napenda hicho kinywaji. Nikiwa na glasi ya juisi hii, nahisi kama nimepata pumziko fupi, lenye afya na furaha kwa wakati mmoja. Mimi napenda juisi hii kwa sababu ya ladha yake ya asili. Maembe yanautamu mzito wa arufu ya kuvutia, huku chungwa likiongeza ladha nyepesi ya uchachu inayosawazisha tamu ya maembe. Mchanganyiko huu haufanyi kinywaji kiwe kizito sana wala kichachu kupita kiazi. Badala yake hunipa hisia ya umbichi na uhai kana kwamba ninakunywa matunda moja kwa moja kutoka shambani tofauti na vinywaji vya viwandani vyenye sukari nyingi na rangi bandia, juisi hii unifanya nijisikie nipo karibu zaidi na asili. Pili, juisi ya maembe na chungwa ni changuo lenye afya. Inajulikana kuwa maembe ya na vitamin A na vitamin C. Ambazo ni muhimu kwa kinga ya mwili na afya ya macho. Chungwa hii pia lina vitamin C kwa wingi ambayo husaidia kuimarisha mfumo wa kinga na kupunguza uchofu. Ninapokunywa kinywaji hiki baada ya kazi au mazeozi mepesi nahisi mwili wangu ukirejesha guvu kwa haraka. Ni kinywaji kinachofaa kwa watu wa rika zote kuanzia watoto hadi watu wazima. Napenda sana uraisi wa kuandaa juisi hii. Inahitaji tu maembe yaliyoiva vizuri, machungwa safi, mambo kidogo na maji kidogo na barafu matunda yanapokatwa na kuchanganywa kwenye blenda dakika chache tu zinatosha kupata kinywaji kitamu na chenye rangi ya kuvutia. Hii unifanya niwe na uhakika wa kile ninachokunywa kwani najua hakuna viambato visivyo vya lazima. Pia ninaweza kurekebisha kiwango cha utamu kulingana na ladha yangu bila kuongeza sukari nyingi. Juisi hii inaniletea kumbukumbu nzuri, inanikumbusha nyakati za likizo au wikendi nyumbani, ambapo familia au marafiki ukaa pamoja, kuzungumza na kucheka huku tukifurahia vinywaji baridi. Katika mazigira kama hayo glasi ya juisi ya maembe na chungwa huwa zaidi ya kinywaji, huwa ni sehemu ya kuimarisha uhusiano na furaha ya pamoja. Hata nikiwa peke yangu kunywa juisi hii unipa hali ya utulivu na kuridhika. Kwa upande mwingine juisi hii ni mbadala wa soda. Watu wengi upenda vinywaji vyenye gesi kwa sababu ya ladha na baridi yake. Lakini maranyingi huwa na sukari nyingi na kalori zisizo na manufaa Juisi hii ya maembe na chungwa unipa baridi ile ile ladha nzuri na faida za kiafya bila wasiwasi mwingi. Hii unifanya niwe na motisha ya kuchagua maisha yenye usawa na afya bora. Hivyo basi mimi ninakipenda kinywaji hiki cha juisi ya maembe inayo changanywa na chungwa kwa sababu ya ladha yake tamu ni kinywaji kinachonifaa katika hali nyingi hiwe ni siku ya joto, baada ya kazi au wakati wa kupumzika. Kwangu, glasi ya juisi hii ni zaidi ya kinywaji, ni chanzo cha furaha, afya na faraja.

Programu ya simu ninayotumia kila siku ni WhatsApp. Hii ni programu ambayo imekuwa sahemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Kwa sababu ina nisaidia kuwasiliana kwa urahisi, haraka na kwa gharama nafuu na watu mbalimbali. Kuanzia familia, marafiki, hadi masuala ya kazi au masoma. WhatsApp imekuwa daraja muhimu la mawasiliano katika ulimwengu wa sasa unaotegemea teknolojia. Ninatumia WhatsApp kila siku kwa ajili ya mawasiliano ya familia, kupitia vikundi vya familia tunaweza kubadilishana habari, kupeana salamu za asubuhi na jioni, kushirikiana mipango na ya kifamilia na hata kusaidiana pale mtu anapokuwa na shida. Program hii imerahisisha sana kudumisha uhusiano wa karibu. Hata kama wanafamilia wako mbali kijiografia kwa kutumia ujumbe wa maandishi, sauti au picha nahisi kama tuko karibu zaidi kuliko zamani. WhatsApp ni muhimu sana katika mawasiliano na marafiki. Kila siku kuna mazungumzo ya kawaida, fichekesho, picha na video zinazoshirikishwa ambazo huongeza furaha na kuondoa msongo wa mawazo Pia inapokuwa vingumu kukutana ana kwa ana na wasiliano kupitia WhatsApp husaidia kudumisha urafiki uwezo wa kupiga simu za sauti na video bila gharama kubwa hufanya iwe rahisi kuwasiliana hata na marafiki walioko nje ya nchi Mimi ninatumia WhatsApp kwa masuala ya kazi au masomo Kuna vikundi maalumu vya kazi au darasa ambavyo hutumika kushirikiana taarifa muhimu, ratiba, kumbu kumbu za vikao na nyaraka. Hii huokoa mda mwingi ambao ungepotea kwa kutafuta watu mmoja mmoja. Pia programu hii unipa uwezo wa kutumia na kupokea faili kama vile hati ya maandishi, picha au pdf kwa urahisi mkubwa. Sababu nyingine inayofanya nitumie WhatsApp kila siku ni urahisi wake wa matumizi. Mwonekano wa programu ni rahisi kuelewa hata kwa mtu asiye na ujuzi mkubwa wa teknolojia. Inafanya kazi vizuri kwenye simu nyingi na haitumii data nyingi ukilinganisha na programu nyingine. Pia ujumbe hutumwa haraka na kwa uhakika. Jambo linalofanya mawasiliano yawe ya kuaminika. Mimi pia napenda WhatsApp kwa sababu ya usalama na faraga. Programu hii hutumia usibajifiche wa mwisho hadi mwisho. Maana yake ni kwamba mazungumzo yanabaki kati ya wahusika wanaowasiliana. Ili unipa amani ya moyo ninaposhiriki taarifa binafsi au muhimu. Pia ninaweza kudhibiti ni nani anaweza kuona hali yangu picha ya wasifu au taarifa zangu. WhatsApp pia hunisaidia katika kupanga mda na shughuli. Kupitia ujumbe wa vikumbi, vikundi h au binafsi, mimi napata vikumbusho, nyaliko na taarifa muhimu zinazohusiana na matukio ya kila siku. Hii unifanya niwe makini zaidi na nipunguze kusahau majukumu yangu. Wakati mwingine, ujumbe mfupi tu unaweza kuleta mabadiliko makubwa katika ratiba ya siku. Hivy basi WhatsApp ni programu ya simu ambayo mimi ninatumia kila siku kwa sababu imekuwa sehemu muhimu ya mawasiliano. Si WhatsApp sio programu tu ya kawaida. Bali ni chombo muhimu kinachorahisisha maisha ya kila siku. Inarahisishia kuwasiliana, kuokoa mda, kupunguza gharama na kudumisha uhusiano mzuri na watu ninaowajali.

Napenda kulima bustani na naiona kama shughuli yenye manufaa mengi kwa mwili, akili na mazigira. Kulima bustani hunipa fursa ya kuwa karibu na asili, kujifunza uvumilifu na kuona matokeo ya juhudi zangu kwa vitendo. Mwanzo kabisa mimi bustani hunipa utulivu wa akili. Ninapokuwa nikichimba udongo kupanda mbegu au kumwagilia mimea, mawazo ya msongo wa siku huanza kupungua. Ni kama tiba ya asili inayosaidia kupunguza mawazo mengi na kunipa muda wa kutafakari. Hata dakika chache tu bustanini hunifanya nijisikie nimerudishiwa nguvu na amani ya ndani. Pia napenda kulima bustani kwa sababu inanifundisha uvumilivu na uwajibikaji. Mimea haioti maramoja inahitaji muda, uangalizi na upendo. Na jitihada za mara kwa mara. Kila siku ninapo kagua bustani yangu najifunza umuhimu wa kujituma bila kukaa tamaa. Bustani pia hunisaidia ku kulima bustani pia inanisaidia kupata chakula cha safi na chenye afya. Kupanda mboga kama sukumawiki, mchicha. Nyanya au vitunguu hunipa uhakika wa kile ninachokula. Najua hakuna kemikali ya tarishi zilizotumika. Nila ladha za mazao ya bustanini huwa bora zaidi. Kuvuna mazao niliyopanda mwenyewe hunipa furaha na kuridhika kwa kipekee. Haitha kulima bustani ni njia zuri ya kulinda mazingira. Mimea husaidia kuboresha hewa, kupunguza joto na kuvutia viumbe kama nyuki na vipepeo ambao ni muhimu kwa uchafushaji. Kwa kupanda miti na mimea kidogo, nahisi nachangia kwa kiasi fulani katika kuhifadhi mazingira kwa vizazi vijavyo. Zaidi ya hayo, bustani hunipa mazoezi ya mwili. Kuchimba, kupalilia na kubeba maji. Ni mazoezi yanayosaidi mwili kuwa imara bila kuenda jim. Ile hunifanya niwe na afya bora. Huku nikifurahia shughuli ninayoipenda. Ninapenda kulima bustani pia kwa sababu nikipanda hizo mimea inapunguza gharama yangu ya maisha ya kuenda kununua vitu huko sokoni ambazo ni bei ghali. Hivyo basi nikipanda kwa bustani ninapata chakula ambacho kinanisaidia vizuri pia ni njia ya kujifunza kupumzika, kujitunza kiafya na kuchangia katika mazingira. Bustani ni sehemu ambayo hunipa furaha matumaini na mafunzo muhimu ya maisha kila siku. Hivyo basi, ningependa kuwahimiza kila mmoja wetu, tulime kwenye bustani, manake tumeona iko na umuhimu mwingi na haswa katika kuchangia katika mazingira mazuri. Kwa hivo tuendelee kulima kwenye bustani.

Nguvu zangu, kazini ni mambo kadhaa ambayo hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kushirikiana vizuri na wengine, na kufikia malengo yaliyowekwa. Nguvu hizi zimejengeka kupitia uzoefu, nidhamu binafsi na nia ya kujifunza kila siku. Zina mchango mkubwa katika kuboresha utendaji wangu na kuleta matokeo chanya mahali pa kazi. Kwanza kabisa moja ya nguvu zangu kubwa kazi ni uwajibikaji. Ninapopewa majukumu nalichukulia kwa uzito na kuhakikisha nalitekeleza kwa wakati na kwa ubora unaohitajika. Napenda kupanga kazi zangu mapema, kueka fipaumbele na kufuatilia maendeleo hadi kazi imali ikamilike. Wajibikaji hunifanya niaminike na wakubwa pamoja na wenzangu. Kwa sababu wanajua ninaweza kutegemewa bila kusimamiwa kwa karibu kila wakati Nina nguvu katika mawasiliano mazuri Nina uwezo wa kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kusikiliza maoni ya wengine kwa makini mawasiliano mazuri hunisaidia kuepuka migogano isiyo ya lazima na kujenga uelewano kazini Pia hunisaidia kufanya kazi kwa timu kwani ninaweza kushirikiana na watu wa tabia na mitazamo tofauti. Ninapokea maoni au murejesho. Nayachukulia kama fursa ya kujifunza na kuboresha utendaji wangu. Nguvu nyingine muhimu ni nidhamu na kujipanga. Nina tabia ya kufuata ratiba na kuheshimu muda wa kazi. Hii hunisaidia kupunguza ucheleweshaji na kuongeza tija. Kujipanga hunifanya niweze kushughulikia kazi nyingi kwa mpangilio mzuri bila kuchanganyikiwa. Pili inanisaidia kukabiliana na shinikizo la kazi kwa sababu najua ni nini ni nini cha kufanya na kwa wakati gani. Nina nguvu katika kujifunza kwa haraka na kubadilika. Katika mazingira ya kazi ambayo hubadilika mara kwa mara uwezo wa kujifunza mambo mapya ni muhimu sana. Mimi niko tayari kupokea mbinu mpya, teknolojia, au taratibu tofauti bila hofu. Ninapokutana changamoto mpya naona kama fursa ya kukuza ujuzi wangu badala ya kikwazo. Hii hunifanya niwe mfanya kazi anayekua na kuendana na mabadiliko ya kazi. Pia Nina nguvu katika utatuzi wa matatizo. Ninapokumbana na changamoto kazini napenda kuchambua tatizo kwa utulifu na kutafuta suluhisho la vitendo. Sitembei na lawama, bali huangalia nini kimesababisha tatizo na ni hatua gani zinaweza kuchukuliwa kuli rekebisha. Uwezo huu hunisaidia kupunguza migogoro na kuboresha mchakato wa kazi kwa ujumla. Zaidi ya hayo Nina nguvu ya ushirikiano na heshi makazini nawaheshimu wenzangu bila kujali nafasi zao na niko tayari kusaidia pale inapohitajika na fahamu kuwa mafanikio ya kazi nyingi ya nategemea juhudi za pamoja si mtu mmoja. Kwa kufanya kazi kwa moyo, kwa kufanya kazi kwa moyo watimu, mazingira ya kazi huwa mazuri na yenye motisha. Hivyo basi, nguvu zangu, kazini ni uwajibikaji, mawasiliano mazuri, nidhamu, uwezo wa kujifunza haraka, utatuzi wa matatizo na ushirikiana. Nguvu hizi hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi kukua kitaaluma na kuchangia maendeleo ya taasisi au shirika ninalofanyia kazi.

Chakula cha kigeni ambacho nimewahi kujaribu na kunivutia sana ni pizza ambacho asili yake ni nchini Italia. Ingawa kwa sasa pizza imeenea karibu kila kona ya dunia bado inachukuliwa kuwa chakula cha kigeni kwa sababu hakikutoka katika tamaduni za jadi za Afrika. Kujaribu pizza kwa mara ya kwanza ilikuwa uzoefu wa kipekee Ulionipa mtazamo mpya kuhusu ladha na mitindo tofauti ya upishi wa kimataifa Mara ya kwanza kuonja pizza nilivutiwa sana na muonekano wake Ilikuwa ni umbo la duara, ikiwa na tabaka la mkate uliooka Jimbi lililo yeyuka, mchuuzi wa nyanya na viungo mbalimbali juu yake Harufu yake ilivutia sana na kunifanya nitamani kuonja hata kabla sijiaanza kula. Ilionekana tofauti kabisa na vyakula nilivyozoea kama wali, ugali au viazi jambo lililongeza hamu ya kuijaribu. Kuhusu ladha ya pizza ilinipa mshangao mzuri. Mchanganyiko wa jibini laini mchuuzi wa nyanya wenye uchachu kidogo. Na viungo kama pili pili hoho vitunguu na nyama hunileta ladha tamu chumvi na chachu kwa wakati mmoja Nilipo kata kipande na kukila Nilihisi ladha ikijaa mdomoni kwa uwiano mzuri Haikuwa zito sana wala nyepesi kupita kiasi Jambo lililo nifanya nifurahie kila tongi sababu ambalo pia ilifanya nipende pizza ni uhuru wa kuchagua viungo Nili jifunza kuwa pizza inaweza kuandaliwa kwa njia tofauti kulingana na ladha ya mtu Kuna pizza ya mboga, ya kuku, ya nyama, ya ngombe au hata ya samaki ili lilinionyesha jinsi chakula kigeni kinaweza kubadilishwa na kuendana na tamaduni na mapendeleo ya watu ya watu mbalimbali, nilihisi kama pizza ni chakula kinachoweza kumleta kila mtu pamoja bila kujali tofauti za ladha Zaidi ya ladha kujaribu pizza pia kulinipa uzoefu wa kitamaduni ilikuwa sio kula tu bali pia kujifunza kuhusu historia na utamaduni wa nchi ingine. Nilifahamu kuwa pizza ilianza kama chakula cha kawaida cha watu wa kawaida nchini italia. Lakini badae kikawa maarufu duniani kote Hii ilinifanya nitambue jinsi chakula kinaweza kusafiri kutoka tamaduni moja hadi nyingine na kuunganisha watu Pizza pia ilinifundisha kuthubutu au kujaribu vitu mpya Kabla ya hapo nilikuwa na wasiwasi kidogo kuonja vyakula vya kigeni kwa kuogopa ladha isiyozoeleka Hata hivyo, baada ya kuonja pizza na kuipenda, nilipata ujasiri wa kujaribu vyakula vingine vya kigeni kama pasta Ilinifungua mlango wa kufurahia vyakula kutoka sehemu mbalimbali za dunia Chakula hicho cha kigeni ambacho, nilipenda kabisa kwa sababu ya ladha nzuri mwonekano wake wakuvutia na uzoefu wa kitamaduni ulionipa Kuonja pizza kulinionyesha kuwa kujaribu vyakula vya kigeni Si jambo la kuogopa Bali ni njia zuri ya kujifunza kufurahia na kupanua upeo wa maisha.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa jia mbalibali zinazo jenga uusiano, kuleta furaa na kuimarisha mshikamano. Kwangu, familia ni msingi muimu wa maisha. Hivyo mda ni nao tumia nao ni naudhamini sana. Ainjalishi kama ni mda mfupi au murefo. Kilicho muimu ni ubora wa mda uo na namna tunavyo shirikiana kwa hupendo na eshma. Napenda kutumia mda na familia yangu kwa mazungumzo ya pamoja. Tunapokaa pamoja nyumbani asajioni au wikende. Mimi upata nafasi ya guzungumza kuhusu siku zetu, changamoto tulizo kutana nazo na mafanikio tulio ya pata. Mazungumzo haya unisaidia kuwa fahamu wa na familia kwa undani zaidi na pia kunipa nafasi ya kusikiliza mawazo na hisia zao. Kupitia mazungumzo, tunajenga huwelewano na kuimarisha uaminifu baina yetu. Pili, napenda kutumia mda na familia yangu kwa chukula chakula pamoja. Mda wa chakula uwa fursa zuri ya kukusanyika, mezani na kufurahia chakula uku tukibadilisha na andithi na kicheko. Chakula cha pamoja uleta hisia ya humoja na utufanya tuisi kuwa sehemu ya kitu kimoja. Wakati mwingine tunapika pamoja, jambo linaloongeza ushirikiano na kufanya shuguli ya kawaida kuwa ya kufuraisha zaidi. Jia nyingine ni nayopenda na ni kushiriki shugli za burudani. Hizi zinaweza kuwa kutazama filamu, kusikiliza mziki, kucheza michezo ya ubawa, au hata kufanya mazoezi mepesi pamoja. Shugli hizi utusaidia kupumzika na kuodoa msogo wa mawazo. Pia huleta vicheko na kumbukumbu zuri ambazo ukaa kwa muda mrefu akilini. Haitha napenda kutumia mudawa na familia yangu kwa kushiriki kazi za nyumbani. Ingawa kazi hizi zinaweza kuonekana dogo kufanya pamoja ufanya ziwe nyepesi na zakufuraisha. Tunapopanga nyumba kusafisha au kufanya bustani kwa pamoja kuhujenga mushikamano na kufundishana huwajibi kaji. Pia huongeza isiaya kuwa kila mtu anamchango katika ustawi wa familia. Ninapenda sana pia kutumia mda na familia yangu katika matembezi na safari pu fupi. Tunaweza kuenda kutembelea dugu, marafiki au maeneo ya burudani kama bustani na maeneo ya asili. Matembezi haya yote utupa na fasi ya kubadilisha mazigira, kufurahia hewa safi na pia kuimarisha huusiano wetu inje ya ratiba za kila siku. Mara nyingi safari kama hizi ujaa mazungumzo ya kina na furaa ya pamoja. Zaidi ya yote napenda kutumia mda na familia yangu kwa kusaidiana na kushauriana. Familia ni maali pafaraja na msaada. Hivyo ninadhamini na kuwamini sana nyakati ya mbazo tunasaidiana hau kushurikiana kuusu maamuzi muimu ya maisha. Hii unifanya nijisikie salama na kudhani mbiniwa. Kwaivyo basi mimi ninapenda kutumia muda na familia yangu kwa kuzungumza kula pamoja, kufanya kazi za nyumbani, kusafiri na kusaidiana, pia kushiriki burudani. Njia hizi zinanisaidia kuimarisha upendo. Eshima na mushikamano wakifamilia na kufanya familia kuwa chanzo chafura na nguvu maishani mwangu.

Kushugulikia udhaifu wangu kazini ni jambo ninalolichukulia kwa uzito mkubwa kwa sababu ninaamini hakuna mtu mkamilifu. Kila mfanyikazi ana nguvu na udhaifu wake na tofauti kati ya mfanyakazi anayekua na asiye endelea ni jinsi anavyotambua na kushugulikia udhaifu huo. Mimi huona udhaifu si kama kikwazo, bali kama fursa ya kujifunza, kujiboresha na kukua kitaaluma. Hatua ya kwanza ninayochukua ni kujifahamu, ninajitathmini mara kwa mara ili kutambua maeneo ambayo sijafanya vizuri au nahitaji kuboresha. Hii inaweza kutokana na mrejesho ninaopata kutoka kwa wasimamizi wenzangu au hata kutokana na matokeo ya kazi yenyewe. Badala ya kukasirika au kujitetea, mimi hujitahidi kukubali ukweli kwa unyenyekevu. Kujitambua hunisaidia kuelewa hudhaifu wangu uko wapi na kwanini unatokea. Hatua ya pili ni kukubali hudhaifu huo. Kukubali haimaanishi kujisalimisha, bali ni kukiri kwamba kuna jambo linalohitaji kufanyiwa kazi. Kukataa udhaifu hunifanya nisibadilike, lakini kukubali hunifungua akili ya kutafuta suluhisho. Ninapoelewa kuwa kwa mfano nina changamoto katika usimamizi wa muda au kujiamini katika kuwasilisha mawazo. Ninakuwa tayari kuchukua hatua za kuboresha hali hiyo. Njia nyingine ninayotumia ni kujifunza na kujiendeleza. Ninatafuta mafunzo, kusoma vitabu, au kujifunza kutoka kwa watu wenye uzoefu zaidi. Ikiwa udhaifu wangu unahusiana na ujuzi fulani wa kikazi au teknolojia, ninajitahidi kujifunza kwa vitendo na kuuliza maswali pale inapobidi. Kujifunza hunipa ujasiri na kunisaidia kupunguza makosa yanayo tokana na udhaifu wangu. Ninatumia ushauri na msaada kutoka kwa wenzangu kwa wenzangu. Huko kazini ninaamini hakuna mtu anayefanikiwa pekee yake. Hivyo basi ninapokumbana na eneo ambalo naliona ni udhaifu wangu huwa tayari kuomba msaada au ushauri kutoka kwa wenzangu. Hii hunisaidia kujifunza mbinu mpya na pia kuimarisha ushirikiano kazini. Kuomba msaada si ishara ya hudhaifu, bali ni dalili ya hekima na huwajibikaji. Ninajifunza kupanga kazi zangu vizuri ili kuthibiti udhaifu wangu Kwa mfano, ikiwa nina udhaifu wa kuchelewesha kazi, huweka ratiba, vikumbusho na vipaumbele vya kazi, kupanga hunisaidia kupunguza makosa na kuongeza ufanisi. Pia hunipa nafasi ya kufuatilia maendeleo yangu na kuona kama nina boresha au la. Zaidi ya hayo ninajitahidi kuwa na mtazamo chanya. Badala ya kujilaumu sana, mimi hujifunza kutokana na makosa na kusonga mbele. Mtazamo chanya hunisaidia kuendelea kujituma hata ninapokosea. Ninajikumbusha kuwa kila kosa ni somo na kila changamoto ni hatua ya kuelekea mafanikio. Ninapenda kupima maendeleo yangu, baada ya muda fulani, ninaangalia kama hatua nilizochukua zimeleta mabadiliko chanya. Ikiwa bado kuna changamoto, mimi hubadilisha mbinu au kutafuta msaada zaidi. Hii hunisaidia kuwa mfanyikazi anayejifunza kila siku.

Kwa kawaida, mimi huwa siendi hospitali mara nyingi kwa mwaka, isipo kuwa wakati ambapo inakuwa ni lazima. Kwa wastani, naweza kusema ninaenda hospitali mara mbili hadi nne kwa mwaka, na ziara hizi mara nyingi huwa za uchunguzi wa afya, matibabu madogo, au ushauri wa kitaalamu. Mtazamo wangu kuhusu hospitali ni kwamba ni mahali muhimu sana kwa huduma za afya. Lakini pia ninaamini katika kujikinga na kuishi maisha yenye afya ili kupunguza ulazima wa kuenda mara kwa mara. Moja wapo ya sababu zinazonifanya nifike hospitali ni uchunguzi wa afya wa kawaida. Angalau mara moja kwa mwaka napenda kufanya vipimo vya ujumla ili kujua hali ya mwili wangu. Uchunguzi huu hunisaidia kutambua mapema, matatizo ya kiafya kabla hayajakuwa makubwa. Naona ni bora kutumia muda kidogo hospitalini, kwa uchunguzi kuliko kusubiri hadi ugonjwa huwe mbaya. Hii pia hunipa amani ya moyo, ninapojua hali yangu ya afya, iko vizuri. Pia mimi huenda hospitalini pale ninapoungua, na hali haiwezi kuthibitiwa nyumbani. Kuna magonjwa mandogo kama mafua au maumivu ya kichwa, ambayo mara nyingi huisha kwa mapumziko na dawa za kawaida. Hata hivyo, ninapohisi dalili zinaendelea, kwa muda mrefu au zinaongezeka, huona ni busara kumwona mtaalamu wa afya, ziara kama hizi zinaweza kutokea mara moja au mbili kwa mwaka, kutegemea hali ya afya na mazingira. Sababu nyingine inayoweza kunifanya niende hospitali ni ushauri wa kitaalamu, wakati mwingine si lazima mtu awe mgonjwa sana ili kuenda hospitalini. Kuna nyakati ambapo nahitaji ushauri kuhusu lishe, mazoezi au namna ya kuzuia magonjwa fulani. Ushauri huu hunisaidia kuboresha mtindo wangu wa maisha na kufanya maamuzi sahii kuhusu afya yangu ya baadaye. Ziara za aina hii ni chache, lakini zina mchango mkubwa katika kuimarisha afya kwa ujumla. Pia kuna hali zisizotarajiwa ambazo zinaweza kunifanya niende ospitali. Ajali ndogo, maumivu ya ghafla, au dalili zisizoeleweka, zinaweza kutokea wakati wowote. Ingawa hali hizi si za kila mwaka, zinapotokea zinanilazimu kutafuta msaada wa haraka wa kitabibu. Hata hivyo, kwa bahati nzuri, hali kama hii hutokea mara chache sana. Ninajitahidi kupunguza idadi ya safari za hospitali kwa kuzingatia mtindo bora wa maisha. Hii ni pamoja na kula chakula chenye afya, kunywa maji ya kutosha, kufanya mazoezi mara kwa mara, na kupumzika vya kutosha. Pia hujitahidi kuepuka msongo wa mawazo kwa kupanga shughuli zangu, vizuri na kutenga muda wa kupumzika. Hatua hizi hunisaidia kuimarisha kinga ya mwili na kupunguza uwezekano wa kuugua mara kwa mara. Zaidi ya hayo, mimi ninaamini katika kufuata ushauri wa wataalamu wa afya. Ninapopewa dawa au maelekezo, mimi hujitahidi kuyafuata ipasavyo, ili kuepuka kurudia matatizo, hayo matatizo. Hii hunisaidia kupona haraka na kupunguza safari zisizo za lazima za hospitali Hivyo basi ninaona hospitali kama mshirika muhimu katika maisha yangu Lakini pia ninaamini kuwa kujitunza vizuri kila siku ni njia bora ya kupunguza ulazima wa kwenda hospitalini mara kwa mara.

Ndiyo, mimi napenda kuvaa kofia, na ninaiona kama vazi lenye umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku. Kofia si pambo la kuongeza mvuto wa mwonekano. Bali pia ni kinga na ishara ya mtindo binafsi. Sababu zinazonifanya nipende kuvaa kofia, zinahusisha faraja, afya, mtindo na hata hisia za kujiamini. Kwanza kabisa napenda kuvaa kofia kwa sababu ya kinga. Dhidi ya hali ya hewa katika maeneo yenye jua kali Kofia husaidia kulinda kichwa na uso dhidi ya miozi ya jua ambayo inaweza kusababisha maumivu ya kichwa au matatizo ya ngozi Wakati wa baridi au upepo mkali Kofia hunisaidia kuhifadhi joto la mwili Hasa kichwani ambapo si lazima ambapo joto hupotea haraka Hivyo, kofia hunifanya nijisikie salama na mwenye faraja katika mazingira tofauti ya hali ya hewa. Pili, kofia ni ni sehemu muhimu ya mtinda wa mavazi. Kuna haina nyingi za kofia kama kofia za michezo, kofia za kitamanduni, kofia za jua na hata kofia za baridi. Kila aina ina nafasi yake kulingana na mavazi na tukio. Ninapo vaa kofia inayolingana na mavazi yangu, mimi huongeza mvuto na kunifanya nijisikie nipo nathifu zaidi. Kofia inaweza kubadilisha mwonekana wa kawaida na kufanya uonekane wa kipekee bila juhudi kubwa. Sababu nyingine inayofanya nipende kofia ni hurahisi wake, kuna siku ambazo nywele hazijapangwa vizuri au sina mda wa kuzijali kwa kina. Lakini hali kama hizo kofia huwa suluhisho rahisi na laharaka Hata hivyo hili halimaanishi uzembe bali ni njia ya kujiweka sawa kwa haraka huku nikiendelea na shughuli zangu Kofia hunipa uhuru wa kuendelea na siku yangu bila wasiwasi mwingi kuhusu mwonekano kuvaa pia kofia hunipa hisia za kujiamini Wakati mwingine kofia hunifanya nijisikia tofauti na mwenye mtazamo chanya zaidi inaweza kuwa ni kwa sababu inanifanya nijione, Nina mtindo wangu binafsi, au inanipa hali ya faraja. Kujiamini ni jambo muhimu katika mawasiliano na shughuli za kila siku. Na kofia pia ni mojawapo ya vitu vidogo vinavyoweza kuchangia hali hiyo. Mimi napenda kofia kwa sababu ya maana ya kitamaduni na kijamii. Katika tamaduni mingi, kofia huwakilisha heshima, mamlaka au utambulisho fulani. Kuna kofia za kitamaduni ambazo huvaliwa katika sherehe maalum au matukio ya kijamii. Na kuzivaa ni njia ya kuheshimu na kuendeleza utamaduni. Ile hunifanya nitambue kuwa kofia sii vazi la kawaida tu, bali pia ni ishara ya historia na utambulisho. Ninatambua kuwa kuvaa kofia kunahitaji busara na muktadha sahihi Si kila mahali au tukio linafaa kuvaa tu kofia Kuna baadhi ya mazigira ya kazi au hafla rasmi ila ni muhimu kuheshimu kanuni na maadili ya jamii. Kwa hiyo, napenda kuvaa kofia pale inapofaa na inapolingana na mazingira husika Mimi ninapenda kuvaa kofia kwa sababu hunirahisishia maisha inanipa kujiamini na pia ina thamani ya kitamaduni. Kwangu kofia ni zaidi ya vazi. Ni sehemu ya mutindo wa maisha na njia ya kujieleza kwa urahisi na heshima.

Wakati ambao ninafanya kazi vizuri zaidi ni asubuhi, asa kuwazia saa za mapema baada ya kuamuka. Asubuhi hunipa mazikida mazuri ya kufanya kazi kwa ufanisi kwa sababu akili huwa tulifu, mwili umechoka kidogo na mawazo huwa safi. Katika kipindi hiki, nahisi ninanguvu, umakini na motisha ya kutosha ya kukambiliana na majukumu mbalimbali ya siku. Asubui hunipa umakini wa hali ya juu, baada ya kupumzika usiku, ubongo wangu huwa tayari kufikiri kwa kina na kufanya maamuzi bora. Ninapokaa chini kuwanza kazi asubui, nina uwezo mkubwa wa kupanga, kuchambua na kutatua matatizo bila usubufu mwingi. Huu ni wakati mzuri wa kufanya kazi, zinazohitaji fikra nyingi kama kupanga mipango, kuandika, au kufanya maamuzi muimu. Asubui hunisaidia kuwa na nidhamu na mpangilio mzuri. Ninapopanga siku yangu mapema, uwa raisi kufuata ratba na kutekeleza majukumu kwa wakati. Kuwaza kazi mapema unifanya nijisikie kama ni na uthibiti wa siku, uthibiti wa siku yangu badala kukimbizana na muda. Hii unipunguzia msongo wa mawazo na kunipa ali ya utulifu inayoendelea ata mchana unapokaribia. Sababu nyingine inayofanya, nifanya kazi vizuri ya subui ni kukosekana kwa kusumbufu mwingi. Watu wengi bado huwa wanaanza shuguli zao, simu na ujumbe huwa michache na mazigira huwa tulifu zaidi. Utulifu huu unipa nafasia kujikita katika kazi bila kukatizwa mara kwa mara. Napaweza kufanya kazi bila usumbuvu, ubora wa kazi yangu uungezeka na makosa upungua. Haitha asubui unipa isia ya motisha na matumaini. Mikuwanza siku kwa kufanya kazi muimu, unifanya nijisikie nimepiga hatua kabla siku wazi aijaendelea sana Hii uniongezea amasa ya kuendelea kufanya kazi nyingine kwa bidi zaidi Mafanikia madogo ya asubui hunipa nguvu ya kukambiliana na changamoto za mchana au jioni Hata hivyo, si kwamba mchana au jioni sifanyi kazi kabisa Kuna kazi fulani ninazozifanye vizuri zaidi mchana kama mikutano, mawasiliano au kazi zinazoitaji ushirikiano na wengine. Jioni kupande mungine ni wakati unawe ninaweza kufanya kazi nyepesi au kutathmini kile ninachofanya siku zima. Lakini kwa kazi zito zinazoitaji umakini mkubwa asubui ubaki kuwa wakati bora zaidi kwangu. Zaidi ya ayo, kufanya kazi vizuri asubui kunaniamasishe kuwa na mtindo bora wa maisha. Unifanya nipange mda wa kulala mapema hili nipate huzingizi wa kutosha. Pia unisaidia kuwa na ratiba, dhabiti ya kula, kufanya mazoezia na kukumzika. Mtindo huu wa maisha hunisaidia kudumisha afya njema na utendaji mzuri kwa mda mwerefa. Hivyo basi, wakati wa siku ambao ninafanya kazi vizuri zaidi ni asubui kwa sababu ya umakini, wa hali ya juu, utulifu, mpangilio, mzuri, motisha na mtindo bora wa maisha unaounga mkono utendaji wangu. Asubui unipa muanzo mzuri wa kazi na unifanya niwe na tija zaidi katika kazi zangu za kila siku.

Kwa kawaida, mimi nachaji kifaa changu maramoja hadi mbili kwa siku, lakini inalingana na matumizi ya siku husika. Kifaa ninachotumia zaidi ni simu ya mkononi, ambayo imekua sehemu muhimu sana ya maisha ya kila siku kwa mawasiliano, kazi, burudani, na kupata taarifa. Kwa sababu ya matumizi haya mengi, kuchaji kifaa ni jambo ambalo aliwezi kuepukika. Kwanza kabisa mara nyingi nachaji kifaa changu mara moja kwa siku hasa usiku huu ni utaratibu niliozea kwa sababu hunipa kuwaki uhakika kuwa asubuhi nitaanza siku nikiwa na betri iliojaa Kuchaji usiku hunifanya nisiwe na wasiwasi wa kuishiwa na betri nikiwa kazini au njiani Pia ni rahisi zaidi kwa sababu kifaa hakitumiki sana wakati wa usingizi Hivyo hupata muda wakutosha kuchaji kikamilifu. Hata hivyo, kuna siku ambazo nachaji kifaa marambili kwa siku, hali hii hutokea pale matumizi yanakuwa makubwa kuliko kawaida. Kwa mfano, ninapokuwa na kazi nyingi zinazohusisha usimu, kama vile kupiga simu nyingi, kutumia intaneti, kushiriki mikutano ya mitandaoni, au kutumia programu za mitandao kumini kutumia programu za mitandao ya kijamii kwa muda mrefu betri huisha haraka katika hali kama hizi nachaji kifaa kwa mara ya pili mchana au jioni ili kuendelea na shughuli bila kukatiza sababu nyingine inayochangia kuchaji mara kwa mara ni aina ya matumizi ya kifaa kutazama video, kutumia data ya intaneti kucheza michezo ya simu na ku au kutumia GPS, iyo inatumia betri kwa kasi zaidi. Siku ninapofanya shughuli hizi kwa muda mrefu najikuta nahitaji kuchaji kifaa mapema zaidi. Hii hunifanya ni jitambue, nitambue jinsi matumizi ya teknolojia yanavyoathiri moja kwa moja muda wa betri. Aidha, hali ya betri yenyewe ina mchango mkubwa. Kadri kifaa kinavyoendelea kutumika kwa miezi au miaka, uwezo wa betri hukungua. Hali hunifanya nihtaji kuchaji mara nyingi zaidi kuliko nilivyokuwa nikifanya mwazoni wakati nilinunua kifaa. Ingawa bado kifaa kinafanya kazi vizuri, betri huwa haiwezi kudumu siku zima bila kuchaji tena. Mazingira na ratiba ya siku pia inaadhiri idadi ya mara ni nazo chaji. Ninapo kuwa safarini au nje ya nyumbani kwa muda mrefu huwa makini zaidi na matumizi ya betri. Lakini ikiwa ninakuwa na upatikanaji wa umeme au power bank na chaji kifaa mara kwa mara ili kuhakikisha kiko tayari wakati wowote. Hii hunipa amani ya moyo na kunifanya niwe huru zaidi katika shughuli zangu. Ninajitahidi pia kufuata tabia bora za matumizi ya betri, kuepuka kuwacha kifaa kikiwa kinachaji muda mrefu kupita kiasi. Na pia kuepuka kukitumia sana wakati kinachaji. Hii ni kwa sababu ninaelewa kuwa matumizi sahi husaidia kuongeza maisha ya betri na kupunguza hitaji la kuchaji mara nyingi sana. Hivyo basi kufaa kuchaji kifaa ni sehemu ya kawaida ya maisha ya kisasa na ninaona ni muhimu kuwa na nidhamu na kuelewa na uwelewa mzuri wa matumizi ya kifaa ili kuhakikisha kinadumu na kinanihudumia wa ufanisi kila siku.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli, ndicho kilele cha mchezo huu duniani. Ligi hii ya juu ya besiboli ndiyo yenye historia ndefu, mashabiki wengi, na ushawishi mkubwa katika mchezo wa kimataifa. Kuelewa wakati huu mkuu kunamaanisha kufahamu historia yake, muundo wa msimu, umuhimu wake kwa wachezaji na mashabiki. Pamoja na athari zake katika utamaduni wa michezo. Kihistoria, besiboli ilianza kupata umaarufu mkubwa mwishoni mwa karne karne ya kumi na tisa nchini Marekani ligi kuu ya taifa ilianzishwa mwaka wa elfu moja, themanini, sabini na sita na baadaye ligi ya Marekani mwaka wa elfu moja, tisaini na moja. Hatua muhimu zaidi oilikuwa wakati ligi hizi mbili zilipoanza kushindana. Mashindano yanayoamua mbingwa wa ligi. Tangu hapo besiboli ikawa si tu mchezo basi sehemu ya utambulisho wa kitamaduni wa marekani na baadaye dunia nzima. Wakati mkuu wa besiboli huanza rasmi kila mwaka wakati wa msimu wa kawaida. Ambao kwa kawaida huanza mwishoni mwa Marchi au mwazoni mwa Aprili na kuendelea hadi September. Katika kipindi hiki kila timu hucheza zaidi ya mchezo wa 160.

Inapendelea zaidi mfumo wa simu wa Androidi na uchanguzi huu unatokana na sababu nyingi zinazo usiana na uraisi wa matumizi, uhuru wa mtumiaji, upatikanaji wa vipaa tofauti na uwezo mkubwa wakubadilisha simu kulingana na mahitaji binasi. Android imekua semu muhimu ya maisha yangu ya kila siku na ninawona kama mfumo unawendana vizuri na maitaji ya watu wengi katika mazigira tofauti. Kwanza kabisa ninapenda handroid kwa sababu ya huru wake wa matumizi ya ubinafsi. Mfumo huu unarusu mtumiaji kubadilisha muwonekana wa simu kwa uraizi, kuanzia madari, mpangirio wa screen, hadi haina ya programu za kutumia. Inaweza kuweka wijeti mbali mbali na kupanga programu kulingana mtindo wangu. Huru huu unanifanya, nijisikie kuwa simu ni yangu kweli, sio kifaa kinacho, nipangia kila kitu bila chaguo sababu nyingine kubwa ni upatikanaji wa simu za Android katika bei na haina mbalimbali. Android inapatikana kwenye simu za gharama nafuu, hadi zile za kiwango cha juu kabisa. Hii inawapa watu wengi fursa ya kutumia teknolojia bila kulazimika kutumia pesa nyingi. Iwe mtu anabajeti ndogo au kubwa. Anaweza kupata simu ya Android inayo kithi maitaji yake. Ili ni jambo muhimu sana. Asa katika jamii zenye kipato tofauti. Android pia inanifutia kwa sababu ya uingi wa programu zinazopatikana kwenye google Play Store. Kuna programu za elimu, kazi, burudani, biashara na mawasiliano ambazo zinapatikana kwa uraisi. Programu nyingi pia ni zabure na zinagarama ndogo. Zaidi ya ilo, Android inaruhusu hata kusanikisha programu kutoka vianzo pingine. Jambo linalongeza changuo na huuru wa mtumiaji mwenye huwelewa wa teknolojia. Android pia inanguvu katika huraisi wa kuunganisha na vifaa vingine. Ninaweza kuunganisha simu ya Android na kompyuta na runinga, speaker au gari kwa huraisi mkubwa. Kutumia faili kupitia Bluetooth na weza tuma faili kutumia Bluetooth au cable kwa huraisi. Ni mfumo unaukubali aina nyingi za faili bila fikwazo likubwa Ili uniraisishia kazi na kuwa kuwa mda Haida, napenda hard rate kwa sababu ya msaada wake kwa luga nyingi na mazigira tofauti Mfumo huu unaunga mkono lugha nyingi za dunia Ikiwemo kiswahili, jambo linalaofanya uwe rafiki kwa watu miaji wengi Pia, mimi ufanya kazi vizuri katika mazigira yenye changamoto za mtandao au umeme kwa sababu kuna program nyingi sinazofanya kazi ata bila internet. Kwa upande wa usalama, Android imeendelea kuboresho sana. Ingawa zamani ilionekana kuwa na changamoto za usalama. Kwa sasa kuna sasisho za mara kwa mara, rusa za programu zinazothibitiwa. Na uduma za usalama, mtumiaji ana uwezo wa kuthibiti ni program gani zinaweza kufikia tarifa fulani, jambo linalongeza faraga na usalama. Hata hivyo ninatambua kuwa hakuna mfumo mkamilifu, Android pia inachangamoto kama tofauti za ubora, kati ya vifaa na ucheleweshaji wa sasisho kwa baadhi ya simu. Lakini kwa mtazamo wangu, faida zake zinazidi changamoto izo. Asa kwa mtumiaji anayependa uhuru na changuo vana. Ivyo basi, android ni mfumo unawendana na maisha ya kila siku na maitaji ya watu wengi. Na kwa sababu izo, unabaki kuwa changuo langu kuwa.

Wakati wa baridi kali, mimi huchukua hatua mbalimbali ili kujilinda kiafya, kujipatia faraja na kuendelea na shughuli zangu za kila siku bila usumbufu mkubwa. Baridi kali inaweza kuadhiri mwili na hata hisia. Hivyo, ninaona ni muhimu kuwa na maandalizi na mtazamo mzuri wa kukabiliana nayo. Hatua ninazo chukua zinahusisha mavazi, chakula, ratiba ya siku na mtindo wa maisha kwa ujumla Kwanza kabisa ninahakikisha, ninavaa mavazi yanayofaa kwa baridi Hii ni hatua ya msingi lakini muhimu sana Mimi huvaa nguo nzito kama coat, sweater, socks nene na wakati mwingine kofia na glove Lengo langu ni kuhakikisha mwili unabaki na joto la kutosha. Hasa sehemu nyeti kama kichwa, mikono na miguu. Kuvaa nguo kwa tabaka hunisaidia kudhibiti joto la mwili kwa urahisi zaidi. Kwani naweza kuvua au kuvaa kulingana na mazigira. Wakati wa baridi kali napendelea vinywaji na vyakula vya moto. Kunywa chai ya tangawizi, kahawa, supu au uji wa moto hunisaidia kupasha mwili joto kutoka ndani. Vyakula vya moto pia hunipa nguvu na kunifanya nijisikie kwenye faraja. Mbali na hilo, mimi huongeza matumizi ya vyakula vyenye virutubisho vinavyo saidia kuimarisha kinga ya mwili kama matunda na mboga. Ninajitahidi pia kudumisha ratiba ya siku. Hata kama baridi hunifanya nihisi uvivu, ninajua kuwa kulala sana au kukaa bila kufanya chochote. Kunaweza kunifanya nijisikie mzito na kukosa motisha. Kwa hivyo, kuweka ratiba ya kuamka, kufanya kazi na kupumzika, hata kama ni mazoezi mepesi ya ndani ya nyumba, hujitahidi kuyafanya ili mwili uendelee kuwa hai na wenye joto. Aidha, wakati wa baridi kali, napenda kukaa ndani ya mazingira yenye joto na utulivu. Mimi huhakikisha nyumba ina joto la kutosha kwa kufunga madirisha vizuri, kutumia blanket au kifaa cha kuongeza moto pale inapo wezekana. Mazingira haya hunisaidia kupumzika kusoma, kutazama filamu au kutumia muda na familia bila kuhisi usumbufu wa baridi. Baridi kali pia hunifanya ni jali zaidi afya yangu kwa ujumla kuwa makini na dalili za mafua au homa. Na nikihisi dalili zozote zisizo za kawaida, mimi hujitahidi kupumzika mapema au kuchukua hatua za kinga. Kunywa maji ya kutosha, hata kama kiu haiji sijisikii kiu sana, ni jambo linalozingatia ili mwili uendelee kufanya kazi vizuri. Zaidi ya hayo, baridi hunipa nafasi ya kutafakari na kujipanga kwa sababu shughuli za nje hupungua napata muda wa kutathmini malengo yangu kupanga mipango ya baadae na kufanya kazi za ndani zinazo hitaji umakini. Baridi hunifanya nipunguze kasi kidogo na kuzingatia mambo muhimu, hivyo basi hatua hizi zinanisaidia kukabiliana na baridi kali kwa faraja na kuendelea na maisha yangu kwa utulivu na tija. Licha ya changamoto za hali ya hewa.

Mkate ninaopenda zaidi ni mkate wa ngano kamili. Napenda mkate huu kwa sababu una ladha zuri, una manufaa mengi kiafya, na unanifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Ingawa kuna aina nyingi za mikate kama mkate mweupe, mkate wa mahindi, mkate wa siagi, au mkate wa tabi, mkate wa ngano kamili bado unabaki kuwa chaguo langu kuu kwa matumizi ya kila siku. Kwanza kabisa ninapenda mkate wa gano kamili kwa sababu ya ladha yake ya asili na isio kali sana. Mkate huu una ladha tulivu inayolingana vizuri na vyakula mbali mbali. Naweza kuula na chai, kahawa, maziwa, au hata pamoja na chakula kama mayai, siyagi ya karanga au parachichi. Ladha yake hainichoshi haraka na ninaweza kuula mara nyingi bila kuchoka. Tofauti na mkate mweupe ambao wakati mwigine huwa mtamu kupita kiasi, mkate wa ngano kamili una ladha ya wastani inayoridhisha. Sababu nyingine kubwa inayofanya nipende mkate wa ngano kamili ni manufaa yake ya kiafya. Mkate huu hutengenezwa kwa kutumia unga wa ngan ambao haujasafishwa sana. Hivyo, huhifadhi nyuzi nyuzi nyingi. Nyuzi nyuzi husaidia mumeng'enye wa chakula, kuzuia choo kingumu na kuthibiti kiwango cha sukari mwilini. Kwa mtu anayejali afya kama mimi, hili ni jambo muhimu sana. Ninapokula mkate wa ngano kamili nahisi mwili wangu unafanya kazi vizuri. Pia mkate wa ngano kamili hunisaidia katika uthibiti wa njaa na uzito. Kwa sababu una nyuzi nyuzi nyingi unifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Hii unisaidia kuepuka kula mara kwa mara au vitahuno fisivya na hafya. Kwa njia hii mkate huu unakua sehemu ya lishe yenye usawa na inayosaidia kudumisha afya bora. Aidha, napenda mkate wa ngano kamili kwa sababu ya urahisi wake wa kupatikana. Katika maduka mengi, mkate wa aina hii hupatikana kwa urahisi na kwa bei inayokubalika. Pia, inaweza kuchagua ule unaonifaa zaidi kulingana na ladha na ubora. Ile linanifanya niwe na uhakika kuwa mkate ninaoupenda upo karibu nami wakati wowote. Mkate wa ngano, wa ngano kamili, pia ni rahisi kuandaa kwa matumizi tofauti. Ninaweza kutumia kutengeneza sadiwichi, tosti na kuula kama ulivyo. Unapochomu kidogo, huwa na harufu zuri na umbile linalovutia zaidi. Wezo wake wa kuendana na matumizi, mbali mbali, hunifanya niuone kama mkate wa matumizi ya kila siku. Sio wa tukio maalumu tu. Zaidi ya hayo mkate wa ngano kamili unanifanya nijisikie ninafanya uchanguzi sahii wa maisha katika dunia ya leo yenye vyakula vingi vilivyosindikwa, kuchagua mkate wenye virutubisho zaidi hunipa amani ya moyo Najua kuwa ninajitunza kiafya na katika mambo madogo kama aina ya mkate ninayokula Hivyo basi mkate huu sii chakula cha kawaida tu Bali ni sehemu muhimu ya mtindo wa maisha yenye afya na usawa.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu anayejulikana sana duniani ni Michael Jordan. Watu wengi na pia mimi namtambua kama mchezaji aliyebadilisha historia ya mpira wa kikapu na kufanya mchezo huu kuwa maarufu zaidi duniani. Umaarufu wake haukutokana tu na vipaji vyake uwanjani. Bali pia na nidhamu, ushindani wa hali ya juu, na ushawishi wake mkubwa ndani na nje ya uwanja. Michael Jordan alianza kung'ara akiwa chuoni alipochezea chuo kikuu cha North Carolina. Tangu mapema ilionekana wazi kuwa ana kipaji ya kipekee. Alikuwa mchezaji mwenye kasi, uwezo mkubwa wa kuruka, na ustadi wa kufunga pointi kwa njia mbalimbali. Moja ya sababu zinazo mfanya Michael Jordan aonekane kuwa mchezaji bora zaidi ni rekodi na mafanikio yake. Alishinda mataji sita ya NBA na Chicago Bulls. Na katika kila finali, alishiriki. Alikuwa ndiye mchezaji wa anafika finali. Hii inaonyesha jinsi alivyokuwa muhimu katika nyakati za maamuzi. Pia kwa upande wa uchezaji, Jordan alikuwa na mtindo wa kipekee sana. Alijulikana kwa uwezo wake wa kufunga pointi kwa urahisi hata akiwa chini ya presha kubwa. Bali na kushambulia, alikuwa pia mlinzi mzuri. Pia inaonyesha kuwa alikuwa mchezaji kamili siwa kushambulia tu. Tabia nyingine iliyo mtofautisha Michael Jordan ni ushindani wake mkubwa. Alikuwa na nia ya kushinda kila wakati. Hata katika mazoezi. Alijisukuma yeye mwenyewe na wenzake kufikia kiwango cha juu zaidi. Ushindani huu ulimfanya awe kiongozi mwenye ushawishi mkubwa ndani ya timu. Wachezaji wengi waliocheza naye wanakiri kuwa aliwafanya wawe bora kwa sababu ya matarajio yake. Zaidi ya wanja, Michael Jordan alikuwa na athari kubwa katika utamaduni wa michezo. Alifanya mpira wa kikapu kuwa biashara kubwa kupitia mikataba ya matangazo hasa chapa ya Air Jordan ambayo bado ni maarufu hadi wa leo. Kwa hivyo kupitia yeye vijana wengi duniani kote walivutiwa na mpira wa kikapu na kuanza kuuona kama ndoto ya maisha. Alikuwa mfano wa kuigwa si tu kwa wachezaji bali pia kwa watu wa kawaida. Ingawa kuna mjadala unaoendelea kuhusu wachezaji wengine wakubwa kama Koby Bryant ama Lebron James bado kumtaja Michael Jordan kama mchezaji wa muda wote sababu kubwa ni uwezo wake wa kuunganisha vipaji, mafanikio, uongozi na ushawishi kwa kiwango ambacho hakijarudiwa kwa urahisi Hivyo basi mimi namtambua Michael Jordan kama mchezaji bora wa mpira wa kikapu kwa sababu ya mafanikio yake makubwa, uchezaji wa kiwango cha juu, ushindani wa hali ya juu na mchango wake mkubwa katika kuukuza mchezo huu duniani. Jina lake limebaki kuwa alama ya ubora, bidii na ushindi katika historia ya mpira wa kikapu.

Mimi napenda sana chakula kitamu. Na ninaona chakula kama sahemu muhimu ya furaha na ustawi wa maisha ya kila siku. Chakula kitamu unipa nguvu ya mwili, pia furaha ya moyo na utulifu wa akili. Ladha zuri ya chakula inaweza kubandilisha siku ya kawaida na kuifanya iwe ya kipekee. Asa kinapoliwa kwa wakati unaofaa na katika mazingira mazuri. Napenda chakula kitamu kwa sababu ya ladha yake inayorithisha. Chakula chenye viungo, vilivyopimwa vizuri, chumvi ya wastaani, na harufu zuri unifanya ni kifurahie kila tonge. Ladha zuri unifanya nione dhamani ya juhudi za mpishi, na kunifanya niheshimu sana, sanaa yake ya mpishi. Iwe ni chakula cha nyumbani au cha mkahawani, ladha huwa mtu, huwa kitu cha kwanza kunivutia. Chakula kitamu pia unipa furaha ya kihisia. Kuna nyakati ambazo mtu amechoka au ana msongo wa mawazo. Lakini chakula kitamu kinaweza kumfanya ajisike nafuu. Kwa mfano kula chakula ambacho ninapenda baada ya siku ndefu ya kazi inanisaidia kupumzika na pia kujisikia kudhaminiwa. Chakula kina uwezo wa kuleta faraja, hasa kinapohusishwa na kumbu kumbu nzuri za familia au nyakati za furaha. Sababu nyingine inayofanya nipende chakula kitamu ni ushirikiano na watu wengine. Mara nyingi chakula kitamu uliwa pomoja na familia au marafiki, kukaa mezani, kushirikiana, pia tukizugumza kunaimarisha usiano na kuleta mshikamano. Katika sherehe, harusi au mikusanyiko ya kifamilia. Chakula kitamu huwa kiungo kikubwa kinachowaleta watu pamoja na kuleta furaha ya pamoja. Haidha, napenda chakula kitamu kwa sababu kinaweza kuwa sehemu ya utamaduni na utambulisho. Kila jamii ina vyakula vyake vya asili. Vinavyotambulisha historia na mila yake. Kuonja chakula cha kitamaduni chenye ladha zuri, unifanya nijisikie karibu na mizizi ya jamii usika. Hata chakula cha kigeni kinapopikwa kwa ustadi, unipa fursa ya kujifunza na kufurahia utamaduni. Hata hivyo, napenda chakula kitamu kwa uwiano na busara. Naelewa kuwa chakula kinapaswa kuwa, sio kitamu tu bali chenye afya. Ndio maana napenda chakula kitamu ambacho kina virutubishu muhimu kwa mwili. Chakula chenye ladha zuri lakini kisicho na afya kinaweza kuleta matatizo baadae. Kwa hiyo, mimi hujitahidi kuchagua chakula chenye uwiano mzuri kati ya ladha na afya. Chakula kitamu unifanya nijifunze kujaribu vitu vipya, napenda kuonja mapishi mapya na aina tofauti za chakula ili kupanua ladha yangu Wakati mwingine, mimi chakula ambacho sikuwa nakipenda mwanzoni uje kunifutia Baada ya kuoja tena kwa mtindo tofauti wa upishi Hii unifundisha kuwa na mawazo wazi na kutohukumu wa haraka Zaidi ya hayo, mimi napenda chakula kitamu kwa sababu unipa motisha ya kujitunza Ninapojua nitakula chakula kizuri ujitahidi najitahidi kufanya kazi kwa bidii zaidi na kupanga muda wangu vizuri Manake chakula kitakua kama zawadi dogo bada ya juhudi za siku Hivyo basi nina amini kuwa chakula kitamu zaidi ni kile kinacholiwa kwa afya na kwa shukurani Manake inanifanya chakula kitamu kinanifanya ni furahie maisha zaidi.

Mara nyingi wakati wa asubui nakula chakula chepesi lakini chenye lishe chakula ambacho kinanipa nguvu ya kuanza siku kwa umakini na uchangamfu. Ninaamini kufungua kinywa na mulo muhimu sana kwa sababu huandaa mwili na akili kwa shughuli za siku zima. Ndiyo maana huwa nachagua vyakula vinavyoshikamana na afya. Urahisi wa kuandaa na ladha ninayoipenda. Kwa kawaida, chai au kahawa huwa sehemu ya kwanza ya kufungua kinywa asubu changu. Ninapenda kunywa chai ya maziwa au chai ya tangawizi hasa wakati wa asubuhi baridi. Ninapenda pia kunywa chai cha maziwa au chai cha tangawizi wakati nina nakaa nimeamuka vizuri, nataka joto. Maanake, kinanifanya nijisikie tayari kuanza siku. Wakati mwingine badala ya chai, mimi hunywa kahawa kwa kiasi. Hasa ninapohitaji umakini wa haraka na nina kazi nyingi za kufikiri. Kinywaji hiki cha moto huandamana na chakula kingine na hunipa mwanzo mzuri wa siku. Mara nyingi huambatanisha kinywaji hicho na mkate. Hasa mkate wa ngano kamili. Mkate huu hunishibisha vizuri na hunipa nguvu kwa mda mrefu. Kwa sababu una nyuzinyuzi nyingi Unaweza kuula mkate huo na siagi, siagi ya karaga au wakati mwingine na asali mchanganyiko huo ni rahisi kuandaa na haunichukui mda mwingi Jambo ambalo ni muhimu sana hasa ninapokuwa na ratiba yenye shughuli nyingi asubuhi Mayai pia ni chakula, ninachokula mara nyingi asubuhi Mayai yana proteini nyingi ambazo husaidia kujenga na kurekebisha misuli. Na hunifanya nijisikie nimeshiba kwa mda mrefu. Naweza kuyapika kwa njia tofauti kama kukaanga, kuchemsha au kutengeneza lai mayai ya kuchanganya. Mayai yanapoliwa pamoja na mkate au boga kidogo hunipa mlo kamili. Unaonitosheleza hadi mda wa mchana. Wakati mwingine, ninapokuwa na mda zaidi napika uji, uji wa mahindi, uji wa mtama, hunipa, nguvu nyingi na hunifanya nijisikie, nipo tayari kwa kazi zito. Uji pia ni mzuri kwa mumengenyo wa chakula na hunipa joto. Hasa wakati wa baridi, ninaweza kuunywa uji wenye maziwa au bila maziwa kulingana na ladha na hali ya iyo siku. Matunda pia ni sehemu ya kufungua kinywa changu mara kwa mara. Mimi natumia ndizi, machungwa au mapera na ni rahisi kupatikana na kula asubuhi. Matunda hunipa vitamini muhimu na hunisaidia kuanza siku kwa hali ya ubichi. Wakati mwingine huongeza tunda moja tu kama nyongeza ya mlo wangu wa kawaida. Lakini mchango wake kiafya huwa mkubwa Napenda pia kuhakikisha kuwa sili chakula kizito sana asubuhi. Lengo langu si kushiba kupita kiasi, bali kupata nguvu na umakini. Chakula kizito sana asubuhi kinaweza kunifanya nijisikie mzito au mchofu. Wakati mwingine pia kinaeza nifanya nianze kusikia usingizi Ndiyo maana nachagua vyakula vilivyo na uwiano mzuri kati ya wa protini na vitamini hivyo basi mimi mara nyingi nakunywa chai, mkate wa ngano, mayai Uji na matunda kulingana na mda na ratiba ya siku Kwangu kula vizuri asubuhi ni msingu wa ni msingi wa siku yenye mafanikio na utendaji mzuri.

Wakati wa jua kali mimi napenda kufanya shughuli zinazonisaidia kupunguza joto, kujilinda kiafya na bado kufuraia siku bila kuchoka sana. Jua kali linaweza kuwa changamoto kwa mwili na akili. Lakini kwa kupanga vizuri na kuchangua shughuli sahihi linaweza pia kuwa fulsa ya kupumzika na kujitunza. Inapenda kubaki dani au kwenye kufuli kifuli kinapowezakana. Ikiwa sina kazi ya lazima uko nje, mimi nachagua kukaa ndani ya nyumba au chini ya mti wenye kifuli. Kukaa kwenye kifuli unisaidia kuepuka miale ya moja kwa moja ya jua ambayo inaweza kusababisha uchofu, maumifu ya kichwa au hata matatizo ya gozi. Dani ya nyumba napenda kufungua madirisha au kutumia feni ili ni ewa ipite na kupunguza joto. Napenda pia kunywa maji mengi wakati wa jua kali. Maji ni muhimu sana kwa mwili. Asa unapokuwa, unatokwa na njasho kwa wingi. Ninaakikisha ninakunywa maji mara kwa mara. Hata kama siishi, siisi kiu sana wakati mwingine unywa juisi ya matunda asilia au maji yenye limau kidogo ili kupata ladha na firutubisho zaidi. Hii hunisaidia kubaki na nguvu na kuepuka upunguvu wa maji mwilini. Shughuli nyingine ninayopenda wakati wa jua kali ni kupumzika naweza kusoma kitabu, kusikiliza mziki au kutanzama kipindi ninachokipenda. Shughuli hizi hazihitaji nguvu nyingi za mwili na hunipa nafasi ya kufuraia mda wangu bila kuchoka. Wakati mwingine napenda kulala usingizi mfupi wa mchana ambao hunisaidia kurejesha nguvu na kupunguza uchofu unaosababishwa na joto. Iwapo nahitaji kutoka nje, huwa napendelea sana kufanya hivo asubui mapema au jioni wakati jua si kali sana. Kwabmfano, matembezi mafufi hau shughuli za mwili kama mazoezi mepesi hufanywa nyakati hizi. Pia ninaakikisha ninafaa nguo nyepesi za rangi ya ngafu na kofia ili kujilinda dhidi ya jua. Hii hunisaidia kufanya shughuli zangu bila kuathiri hafya yangu. Napenda pia kuoga au kujipanguza kwa maji baridi wakati wa jua kali. Kuoga hunipa hisia za ya ubichi na upunguza joto la mwili. Wakati mwingine hata kupanguza huso au mkono kwa maji baridi, unipa nafuu kubwa. Hii ni jia raisi lakini enye ufanisi wa kupunguza hadhari za joto kali. Kwa upande wa chakula, wakati wa jua kali napenda kula chakula chepesi, kama vile matunda, ambayo ni embe, tikiti maji, au chungwa, maanake zinanipa maji na vitamini kwa wakati mmoja. Chakula zi kizito kitanifanya nisikie mchofu na pia kitaanza kunifanya nisikie usingizi, badala yake nachagua milo midogo lakini yenye afya. Pia juabkali hunipa nafasi ya kujifunza kujipanga vizuri najifunza kupanga ratiba yangu ili nisifanye kazi zito wakati wa jua joto kali ili hunisaidia kuwa na tija zaidi bila kuathiri hafya Kujitunza katika hali ya jua kali ni ishara ya kujieshimu na kuelewa mipaka ya mwili Hivyo basi jua kali linaweza kuwa ngumu lakini kwa mtanzamo sahii na kutahadhari linaweza kuthibitiwa na hata kufuraiwa kwa kiasi.

Kwa siku ya kawaida na kunywa maji kati ya glasi sita adi nane, lakini hii ni kulingana na shughuli ni nazofanya hali ya hewa na maitaji ya mwili wangu. Ninaamini maji ni sehemu muhimu sana ya hafya ya binadamu kwani husaidia mwili kufanya kazi zake vizuri na kudumisha nguvu na umakini siku zima. Kunyo maji ya kutosha sita biatu, bali ni nidhamu ni nayo jitaidi kuizingatia kila siku. Asubui mara tu baada ya kuamuka napenda kunyo glas moja au glas mbili za maji. Hii unisaidia kuamusha mwili baada ya usingizi wa usiku mzima na kuwanza mchakato wa mnyengenyo wa chakula. Usiku wakatu wa kulala, mwili upoteza maji kupitia njasho na kupumua. Hivyo, kunyo maji asubui unisaidia kurejesha kiwango cha maji mwilini. Pia unifanya nijisikia mchangamfu na tayari kuanza siku. Wakatu wa mchana hasa ninapokuwa kazini au nikiwa na shuguli nyingi. Mi pia hujitahidi kunywa maji mara. Kwa mara, ata kama sihisi kiu sana, ninajua kuwa kiu ni ishara ya mwili kuwa tayari una mapunguvu wa maji. Hivyo ni boda kunywa kabla ya kufikia hatuwa iyo. Kwa kawaida, mi hufikishe glass tatu au nne za maji wakatu wa mchana. Hii unisaidia kuendelea kuwa na humakini, kupunguza uchofu na kuboresha utendaji wa kazi. Hali ya hewa ina mchango mkubwa katika kiasi cha maji ni nayo kunywa Wakati wa jua kali huongeza kiwango cha maji ni nayo kunywa kwa sababu mwili hupoteza maji mengi kupitia jasho. Katika siku kama hizo naweza kunyo ata glass nane au zaidi. Kunywa maji mengi unisaidia kuepuka matatizo kama maumifu ya kichwa, kizunguzungu au uchofu wa haraka. Unaosababishwa na upunguvu wa maji mwilini. Aina ya shuguli ni nazofanya uwa thiri matumizi yangu ya maji. Ni kifanya shughuli za mwili kama mazoezi au kazi zito. Apo inabidi niongeze kiasi cha maji ninayokunyo. Baada ya mazoezi, mwili huhitaji maji ili kurejesha nguvu na kusaidia misuli kupumzika. Katika hali hizi, mimi huchagua kunyo maji safi au wakati mwingine maji yenye chumvi kidogo ili kurejesha madini ya lio potea kupitia jashwa. Bali na maji ya kawaida wakati mwingine hunye vinyuaji vingine vienye maji memgi kama juisi za matunda asilia au supu. Hata hivyo bado huweka mkazo zaidi kwenye maji safi kwa sababu hayana sukari wala kemikali nyingine. Maji safi diyo musingi wa hafi ya zuri na unisaidia kuthibiti uzito, kuboresha gozi na kusaidia viungo vya ndani kufanya kazi vizuri. Nimengudua kuwa kunywa maji ya kutosha unisaidia pia katika hali ya kihisia na kiakili Ninapo kunywa maji ya kutosha mwili huwa na utulifu zaidi mawazo ya nakuwa wazi na naweza kufanya maamuzi bora. Kinyume chake nikisahau kunywa maji mimi hujisi mchofu mwenye hasira kidogo na mwenye maumifu ya kichwa Kwa siku ya kawaida na kunywa maji kati ya ngila sita hadi nane, lakini hii ni kulingana na shuguli ninazofanya hali ya hewa na maitaji ya mwili wangu.

Ndio, mimi napenda sana kujaribu vyakula vipya. Kwa sababu ninaona chakula kama njia ya kujifunza, kufurahia maisha na kufungua akili kwa tamanduni tofauti. Kujaribu chakula kipya hulipa fursa ya kuoja ladha ambazo sijazi zoea kujifunza mbinu mpya za upishi na kuelewa zaidi maisha ya watu wasehemu mbali mbali duniani. Kwa upande wangu chakula si tumbo tu bali ni uzoefu unaoguza hisia na maarifa Kwanza kabisa napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu ya udadizi wa ladha Kila chakula kina ladha yake ya kipekee iwe ni tamu chungu au kali Kuoja ladha mpya unifanya nijisikia kama ninagudua kitu kipya Wakati mwingine, chakula ambacho kwa mara ya kwanza kinaonekana cha ajabu huja kuwa kipenzi changu baada ya kuonja. Hii unifundisha kuto hukumu vitu kwa mwonekano tu, bali kutoa nafasi ya uzoefu. Sababu nyingine ni kujifunza kuhusu tamaduni tofauti. Vyakula vingi vina historia na maana fulani katika jamii husika. Kujaribu chakula cha kigeni hunipa picha ya maisha, mila na mazigira ya watu walio kibuni. Kwa mfano, vyakula vya heshia, ulaya au Afrika vinatofauti kubwa za viungo na mbinu za upishi. Kuonja vyakula hivyo unifanya nijisikia karibu na tamaduni hizo hata kama sijawai kuzitembelea. Pia kujaribu chakula kipya unisaidia kupanua ladha yangu. Watu wengi hukwama kula aina chache za vyakula walivyo zoea tangu utotoni. Mimi uona hilo kama kujinyima fursa ya kufurahia ulimwengu. Kwa kujaribu, kwa kujaribu chakula kipya nimejifunza kupenda viungo ambavyo awali siku vipenda. Kama pilipili kali au mboga fulani. Hii hunifanya niwe na mtanzamo mpana na kukubali mabadiliko. Zaidi ya hayo kujaribu vyakula vipya unihamasisha kujifunza kupika Ninatupopenda chakula fulani kipya Lazima nijitahidi nijuwe kinapikwa vipi Hii inaniongeza ujuzi jikoni na unipa uhuru wa kuanda chakula ninacho kipenda nyumbani kupika vyakula vipya pia hunifanya nijiskie fahari na kuongeza kujiamini Hata hivyo, napenda kujaribu chakula kipya kwa tahadhari na uwiana. Sili kila kitu bila kufikiria afya. Mimi uangalia viungo vilivyotumika na namna kilivio pikwa. Ikiwa chakula kina mafuta mengi au sukari kupita kiasi, pia najaribu kukila kwa kiasi. Kwangu kujaribu vyakula vipya hakumaanishi kupuuza afya. Bali ni kuuganisha ladha na ustawi wa mwili. Pia kujaribu chakula kipya mara nyingi hufanyika katika mazigira ya kijamii naweza kuonja chakula kipya nikiwa na marafiki au familia. Jambo linaloongeza furaha ya uzoefu huo. Kula pamoja na kushiriki maoni kuhusu ladha huleta mazungumzo mazuri na kuimarisha mahusiano. Pia kujaribu chakula kipya unifundisha unyenye kevu na uvumilivu. Si kila chakula kipya kita kuwa kitamu kwangu. Lakini kila uzoefu hunipa fuzo. Unifundisha kukubali tofauti na kuelewa kuwa ladha ni jambo la mtu binafsi. Hivyo chakula kipya ni kama safari fupi ya kitamaduni na kila tonge ni somo jipya.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na mtu na uzoefu huo umekuwa wakipekee na wenye kumbukumbu nzuri sana katika maisha yangu. Kutembelea maeneo ya maji kama ziwa au mtu hunipa hisia ya utulifu, mshangao wa maubile na nafasi ya kutafakari maisha kwa kina. Maji yana mvuto wa asili unaotuliza akili na kufanya moyo ujisikie huru. Mara ya kwanza nilipotembelea ziwa mimi nilivutiwa sana na ukubwa na uzuri wake. Kuona maji mengi yakitanda mpaka macho yasione mwisho ulinifanya nitambue nguvu na ukubwa wa maumbile. Mawimbi madogo yalikuwa yakipinga huko ufukweni, sauti ya upepo na ndege walikuwa wakirukaruka juu ya maji. Hiyo ilileta hali ya amani isiyoelezeka. Niliikuta nikikaa kimya kwa muda, nikitazama tu maji, nikijisikia kama mawazo yote ya msongo yanapotea taratibu. Ziara ya ziwani ilinifundisha pia kuhusu maisha ya watu wanaoishi karibu na maji. Niliona wavuvi wakitoka asubuhi na mapema na mitumbwi yao wakifanya kazi kwa bidi ili kujipatia kipato Hii ilinifanya nitambue jinsi maji yalivyo chanzo muhimu cha maisha Si kwa uzuri wake tu, mbali pia kwa uchumi na chakula Samaki wanaovuliwa maji yanatumika kwa matumizi ya nyumbani na hata utalii vinaonyesha umuhimu mkubwa wa maziwa kwa jamii. Maanake tunafua samaki, hiyo maji tunaitumia nyumbani na pia watalii wanakuja kuona ziwa, hiyo ni inachangia pakubwa katika jamii. Kwa upande wa mto, uzoefu ulikuwa. Ulikuwa tofauti lakini wa kuvutia pia. Mto unatiririka unapoendelea jambo lililonipa funzo la maisha. Lakini kutazama mto ukitiririka bila kusimama, ilinikumbusha umuhimu wa kuendelea mbele maishani licha ya changamoto. Sauti ya maji yakipita, juu ya mawe ilikuwa ya kutuliza sana. Na mazingira ya kijani kando kando ya mto yaliongeza uzuri wa eneo hili. Lakini ukiwa pale kwa mto umezoea maji kutiririka unapoenda kwenye ziwa unapata maji yametulia tu hayana maneno yametulia. Nilipokua kando ya mto nafurahia hewa safi na baridi. Tofauti na kelele za mjini. Naona watu wakifua nguo wengine wakichota maji na watoto wakicheza kwa furaha ilinipa picha halisi ya jinsi mtu anavyo guza maisha ya kila siku na ya watu Pia nilitambua umuhimu wa kulinda mito dhidi ya uchafuzi Kwani maji haya hutumika moja kwa moja na jamii kutembelea ziwa na mtu kulinipa pia nafasi ya kujifunza na kutafakari Nilitafakari jinsi maji yalivyo zawadi ya asili inayopaswa kutunzwa bila maji maisha yangekua mangumu sana. Uzoefu huu ulinifanya nijisikie kuwajibika zaidi katika kulinda mazigira. Kama kuepuka kutupa taka ovyo na kuwahamasisha wengine kuhusu uhifadhi wa vyanzo vya maji. Zaidi ya hayo ziara hizo zilinisaidia kupumzika kiakili na kimwili. Kuwa karibu na maji hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo kunipa nguvu mpya na kunifanya nijisikie mwenye shukrani. Pale ziwani au mtoni muda unaonekana kama umesimama kidogo na mtu hujipata akiwa amepumzika kwa utaratibu. Haya ni maeneo ambayo ningependa kutembelea tena mara nyingi zaidi kwa sababu hunipa amani, furaha na mafundisho ya maisha yasiyopatikana kwa urahisi mara.

Ninapotumia simu yangu huwa naifanya kuwa chombo cha kusaidia maisha ya kila siku. Kwa njia ilio na mpangilio na uwiano. Simu si kifaa cha mawasiliano tu. Vale ni msaidizi muhimu katika kazi, elimu, burudani na mahusiano ya kijami. Jinsi ninavyo tumia simu huakisi malengo yangu. Nidhamu na uwelewa wangu wa kiteknolojia katika maisha ya kisasa. Kwanza kabisa simu yangu hutumika sana kwa mawasiliano hutumia simu kupiga na kupokea simu pamoja na kutuma ujumbe mfupi au kupitia programu za mawasiliano kama telegram au whatsapp mawasiliano haya hunisaidia kuwasiliana kwa haraka na familia marafiki na watu wa kazi bila kutumia muda mwingi Kupitia simu ninaweza kushirikiana taarifa muhimu kupanga mipango au kutoa msaada pale unapohitajika. Natumia simu pia kwa kazi na masomo. Simu hunisaidia kusoma barua pepe, kuandika kumbu kumbu fupi na kufuatilia ratiba yangu ya kila siku. Programu za kalenda na vikumbusho hunisaidia kupanga muda wangu vizuri na kuepuka makosa au majukumu muhimu. Pia ninapotaka kujifunza jambo jipya, ninatumia simu kutafuta taarifa mtandaoni kusoma makala na kutazama video za elimu, hii hunifanya nipate maarifa kwa urahisi popote nilipo. Simu pia ni chanzo kikubwa cha habari, kila siku mimi natumia simu kufuatilia habari za ndani na nje ya nchi. Kupitia programu za habari au mitandao ya kijamii ninaweza kujua kinachoendelea duniani kwa haraka. Hata hivyo hua nachagua vyanzo vinavyo aminika ili kuepuka taarifa za uongo. Hii hunisaidia kuwa na uwelewa mpana wa maswala ya kijamii, kiuchumi na kisiasa. Kwa upande wa burudani, simu yangu hunipa mapumziko baada ya siku ndefu ya kazi. Naweza kusikiliza mziki, kutazama video, au kusoma hadithi fupi mtandaoni. Burudani hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kujipumzisha kiakili. Hata hivyo, pia najitaidi kutotumia muda mwingi sana kwenye burudani ili nisivuruge ratiba yangu ya majukumu muhimu. Mtandao wa kijamii pia nisehemu ya matumizi yangu ya simu, lakini kwa kiasi, ninatumia mitandao hiyo kuwasiliana na marafiki, kushiriki mawazo, au kujifunza kupitia machapisho yenye maarifa. Ninajitahidi kuepuka matumizi kupita kiasi ambayo yanaweza kupoteza muda au kuathiri afya ya kiakili. Kwa kuweka mipaka, simu inabaki kuwa chombo cha msaada badala ya chanzo cha usumbufu. Ninatumia simu kwa huduma za kila siku kama malipo ya kidigitali, kuagiza huduma, au kufuatilia akaunti za kifedha. Simu hunirahisishia maisha kwa kupunguza haja ya kubeba pesa taslimu au kusafiri umbali mrefu kwa huduma rahisi. Hii inakua muda na kuongeza ufanisi katika shughuli za kila siku. Ninazigatia usalama na afya ninapotumia simu. Mimi huepuka kutumia simu kwa muda mrefu bila mapumziko hasa usiku Hii hunisaidia kulinda macho, akili na usalama wangu kwa jumla Hivyo basi simu ni kifaa chenye nguvu kubwa na matumizi sa hii hunifanya niwe na mawasiliano bora, maarifa mapya na maisha yaliyo na mpangilio mzuri Kwangu simu ni chombo cha maendeleo Si kikwazo mradi tu niitumie kwa busara na nidhamu.

Jukumu ninalo lipenda zaidi kazini, nilile linalo nipa nafasi ya kushirikiana na watu kutatua matatizo na kuona matokeo ya kazi yangu moja kwa moja. Napenda jukumu ambalo unifanya nijisikie kuwa na mchango wakweli. Si tu kutakeleza majukumu kwa sababu ni lazima, bali kwa sababu yanamaana na yanasaidia wengine kufikia malengo yao. Napenda sana jukumu la kupanga na kuratibu kazi. Katika nafasi hii napata fursa ya kupanga ratiba kueka vipaumbele na kuwakikisha kazi zinafanyika kwa mpangilio mzuri. Jukumu hili unifanya nitumie uwezo wangu wa kufikiri kwa kina na kupanga mbele. Ninapo fanikiwa kupanga kazi vizuri na kuona mambo ya kienda sawa bila musongamano au mukanganiko, iyo uleta hisia kubwa ya kurithika. Pia hunisaidia kujifunza nidhamu na uwajibikaji kazini. Napenda pia jukumu la kutatua matatizo, kila sehemu ya kazi ukumbwa na changamoto, na mimi upenda kuwa miongoni mwa watu wanaotafuta suluishu. Ninapo kutana natatizo, ufurahia kuchambua chanzo chake, kusikiliza maoni ya wengine, na kupendekeza njia mbandala. Jukumu hili unipa nafasi ya kutumia ubunifu na busara. Pia unifanya nijisikie muhimu kwa sababu mchango wangu usaidia kazi kuendelea badalea kusimama. Jukumu lingine ninalo lipenda ni kushirikiana na watu wengine, iwe ni wateja, wafanyikazi wenzangu au viongozi. Mawasiliano ni seemu muhimu ya kazi yoyote na inapenda na fasi inayo itaji kuzungumza, kusikiliza na kuelewana kupitia jukumu ili nimejifunza ufumilifu, eshima na namna ya kufanya kazi na watu wenye mitazamo tofauti. Ninapofanikiwa kujenga mausiano mazuri kazini, mazigira ya kazi uwa bora na kazi ufanyika kwa ufanisi zaidi. Pia ninapenda jukumu linalo usisha kujifunza na kujiboresha kazi hinaponipa na fasi ya kujifunza ujuzi mpia kuudhuria mafunzo au kukambiliana na changamoto mpya Iyo unifanya nijisikia naendelea kukua Sipendi kazi inayo jirudia bila changamoto Kwa zababu inanifanya nijisikie nimesimama maali pamoja Jukumu linalo nilazimisha kufikiri upya na kujifunza unipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi Zaidi ya ayo napenda jukumu lenye uajibikaji na imane Ninapopewa jukumu muimu na kuaminiwa kulitekeleza Mimi huongeza kujiamini kwangu na kunifanya nijisikie kuthaminiwa imani kutoka kwa viongozi hau wezangu unifanya ni jitahidi zaidi kuakikisha matokeo yanakuwa mazuri ili unifundisha kuwa muaminifu, makini na mwenye kujari ubora wa kazi Hata hivyo, jukumu ninalolipenda zaidi nilile linaloleta athari chanya Napenda kuwona kazi yangu ikisaidia watu, kuboresha uduma au kulete mabadiliko mazuri katika mazigira ya kazi. Ata kama jukumu ni dogo, likiwa na maana unifanya nijisikie fahari. Hivyo basi ningependa kusema majukumu ambayo nayapenda zaidi kazini ni yale yanayochanganya kupanga kushirikiana na kutatua matatizo. Majukumu haya unifanya nijisikie kuwa sehemu muhimu ya mafanikio ya pamoja na unipa motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidi na moyo wakujituma.

Wakati umeme unapokatika mimi huwa na chukua hali hiyo kwa utulivu na kuitumia kama fursa ya kujipanga upya na kufanya mambo mengine yenye faida. Ingawa kukatika kwa umeme kunaweza kuleta usumbufu hasa katika kazi au mawasiliano nimejifunza kukabiliana na hali hiyo kwa busara na uvumilifu ili kuepuka msongo wa mawazo. Kwanza kabisa ninachofanya ni kuhakikisha usalama. Nikiwa nyumbani huwa naangalia kama vifaa, vya umeme kama pasi, jiko la umeme au televisheni, nimezizima au zimekatwa ili kuepuka madhara wakati umeme utarudi ghafla. Hii ni hatua muhimu sana kwa sababu hulinda vifaa na pia hupunguza hatari ya moto. Pia huhakikisha kuwa mishumaa au taa za dharura zipo mahali salama na haziwezi kusababisha ajali. Bada ya kuhakikisha usalama, pia hunaanza kupanga shughuli mbadala. Kama nilikuwa nafanya kazi inayohitaji umeme, huahirisha kwa muda na kutafuta shughuli zisizohitaji umeme. Kwa mfano, naweza soma kitabu cha karatasi kuandika mawazo yangu kwenye daftari au kupanga ratiba ya siku zangu zijazo. Hii hunisaidia kuendelea kuwa na tija hata bila umeme. Wakatu wa mchana, kukatika kwa umeme hunipa nafasi ya kufanya kazi za nyumbani. Naweza kusafisha nyumba, kupanga vitu, au kufanya kazi dogo dogo, ambazo kwa kawaida huhairisha kwa sababu ya ratiba yenye shughuli nyingi. Kazi hizi hunisaidia kutumia muda vizuri na pia hunifanya nijisikie nimesonga mbele badala ya kusubiri umeme. Ikiwa kukatika kwa umeme, kunatokea jioni au usiku. Iyo wakati napenda kukaa na familia au watu wa karibu, bila televisheni au simu kuchajiwa, tunapata muda wa kuzungumza, kushirikia na hadithi, au kucheza michezo ya jadi kama draft au karata. Muda huu huimarisha mahusiano na huleta furaha ya pamoja jambo ambalo wakati mwingine hukosekana tunapokuwa na umeme na vifaa vya kidigitali. Pia ninatumia muda huo kupumzika kiakili kukatika kwa umeme hunilazimisha kupunguza matumizi ya skrini jambo ambalo ni nzuri kwa macho na akili. Ninaweza kukaa kimya, kutafakari au kusikiliza sauti za mazingira kama upepo na ndege hali hii hunipa amani na hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo unaotokana na shughuli za kila siku Kwa upande wa mawasiliano mimi hutumia simu yangu kwa uangalifu mkubwa Ninahakikisha ninaokoa betri kwa kupunguza matumizi yasiyo ya lazima Wanawasha data au intaneti kwa muda mfupi tu ikiwa ni muhimu sana. Pia nina power bag ambayo ninaichaji wakati umeme huko. Hii hunisaidia kuendelea kuwasiliana kwa dharura endapo umeme utakatika kwa muda mrefu. Wakati mwingine kukatika kwa umeme hunipa nafasi ya kujifunza uvumilifu na kubadilika. Maisha hayakai katika mpangilio tunaotarajia kila wakati. Hali kama hizi hutufundisha kukubali mabadiliko na kutafuta suluhisho. Ninajifunza kuwa si kila kitu kiko chini ya uthibiti wangu. Lakini ninaweza kuthibiti namna ninavyokabiliana na hali. Hivyo basi badala ya kukasirika, mimi naona kukatika kwa umeme kama fursa ya kupumzika na kuimarisha mahusiano na wale wengine na pia kujifunza kuwa nasubi.

Ninaweza kusema huwa naenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki, lakini wakati mwingine idadi hiyo hubadilika kulingana na majukumu na mazingira. Kwangu, kuenda kwa mahali pa ibada sijambo la kuhesabu tu mara, bali nitendo lenye maana ya kiroho, kimaandili na kihisia. Kwa kawaida, mwisho wa wiki ndio muda ninaopendelea kuenda mahali pa ibada. Huu ni wakati ambao ratiba huwa imetulia zaidi, ikilinganishwa na siku za kazi. Kwenda mahali pa ibada, wakati huu hunipa nafasi ya kutafakari, wiki iliopita. Kushukuru kwa yalio nijia na kujiandaa kiakili na kiroho kwa wiki mpya. Ni mda wakujitenga kidogo na pilka-pilka za maisha ya kila siku. Kwenda mahali pa ibada unisaidia sana katika kujenga tulivu, utulivu wa ndani katika mazingira ya ibada, mtu hupata mda wakukaa kimya, kusikiliza mafundisho na kufikiria mwenendo wa maisha yake, ata kama ni mara moja kwa wiki. Mda huo huwa na dhamani kubwa, kwa sababu hunisaidia kurekebisha mwelekeo wa mawazo na tabia ninapotoka mahali pa ibada mara nyingi huhisi nafuu, amani na motisha mpya. Hata hivyo, kuna nyakati ambapo naweza kwenda zaidi ya mara moja kwa wiki. Hasa kunapokuwa na shughuli maalumu za kiroho kama mikutano ya maombi, mafundisho au matukio ya kijamii yanayohusiana na ibada. Katika nyakati kama hizo, mimi huhisi kuwa ni fursa zuri ya kukuza imani, kujifunza zaidi, na kushirikiana na wengine wanao shiriki maandili ya nayofanana. Ushirikiano huu huimarisha hisia ya jamii na mshikamana. Pia kuna nyakati ambazo, kwa sababu ya ratiba ngumu au majukumu mengi, siwezi kwenda mahali pa ibada mara nyingi kama ningependa. Katika hali kama hizi, mimi najitahidi kudumisha mawasiliano ya kiroho kwa njia nyingine. Kama kutafakari, kusoma maandiko ya kiroho, au kuomba binafsi, hii unisaidia kuendelea kuwa karibu na misingi ya imani ata nikiwa mbali na jengo la ibada. Ni muhimu pia kutambua kuwa kwenda mahali pa ibada si kipimo pekee cha imani. Kuna watu wanao enda mara chache lakini wanaishi kwa maandili mema kila siku. Kwa upande wangu ninaamini kuwa ibada ya kweli inaonekana pia katika matendo ya kila siku. Kama kuwaheshimu wengine, kusaidia wenye huitaji, kuwa mwaminifu na kuishi kwa amani na jamii. Kwenda mahali pa ibada kuna saidia kuimarisha maandili haya lakini kuyatekeleza maisha ya kila siku. Zaidi ya hilo, mahali pa ibada hunipa nafasi ya kujifunza na kukumbushwa mambo muhimu ya maisha kama subira, unyenyekefu, shukrani na matumaini. Mafundisho haya unisaidia kukambiliana na changamoto za maisha kwa mtanzamo chanya zaidi. Hivyo, hata kama ni mara moja kwa wiki, athari yake inaweza kudumu kwa siku nyingi zijazo. Jambo la msingi kwangu si idadi ya mara, bali maana na athari ya ibada katika maisha yangu. Ibada unisaidia kuwa mtu bora zaidi, mwenye utulifu na mwenye mwelekeo mzuri wa maisha.

Ndio, napenda kucheza michezo ya video, lakini kwa kiasi na kwa lengo maalumu. Michezo ya video kwangu si burudani tu, bali pia ni njia ya kupumzika, kujifunza na wakati mwingine, kujenga hujuzi wa kufikiri kwa haraka. Ingawa situmii muda wangu wote kucheza, ninaiona kama sehemu ya maisha ya kisasa inayoweza kuwa na faida nyingi, endapo itatumika kwa busara. Kwanza kabisa napenda michezo ya video kwa sababu unipa burudani na mapumuziko ya akili. Baada ya siku ndefu ya kazi au masomo, kucheza michezo wa video kwa muda mfupi unisaidia kupunguza msongu wa mawazo. Michezo uniondoa katika mawazo mazito ya kila siku na kunipeleka katika ulimwengu mwingine uliojaa changamoto za kufuraisha. Hii unifanya nirudi katika shughuli zangu nikiwa na nguvu na umakini zaidi. Sababu nyingine inayofanya nipende mchezo ya video ni changamoto za kiakili zinazo husiana nayo. Michezo mingi uitaji kupanga mikakati, kufanya maamuzi ya haraka na kutatua matatizo. Kwa mfano, michezo ya mkakati unifundisha kufikiria hatua kadhaa mbele na kuzingatia matukio ya maamuzi yangu Hii unisaidia hata katika maisha ya kawaida hasa katika kufanya maamuzi kazini au shuleni Pia michezo ya video unipa nafasi ya kujifunza uvumilifu na nidhamu Si kila michezo ushindika kwa uraisi Wakati mwingine unaitaji kujaribu mara nyingi kabla ya kufanikiwa Kupitia hali hii nimejifunza kutokata tamaa haraka Bali kuendelea kujaribu hadi nipate matokeo mazuri Somo hili ni muhimu sana katika maisha halisi ambako mafanikio mara nyingi huitaji juhudi na subira michezo ya video pia ni ya kujenga mahusia no ya kijamii hasa kupitia michezo ya mtandaoni Nimewai kucheza michezo inayusisha kushirikiana na watu wengine kutoka maeneo tofauti Kupitia michezo hii mtu ujifunza kufanya kazi kama timu, kuwasiliana vizuri na kuheshimu maoni ya wengine ingawa hatuko uso kwa uso hatuonani uso kwa uso ushirikiano huo ujenga urafiki na mshikamano wa haina yake Hata hivyo napenda mchezo ya video kwa uwiano. Ninafahamu kuwa matumizi kupita kiasi yanaweza kuleta madhara kama kupoteza muda kupungua kwa umakini au kuadhiri afya ya mwili. Ndio maana huweka mipaka ya muda ninaotumia kucheza. Uwa ninachagua kucheza baada ya kutimiza majukumu yangu muhimu kama kazi, masomo au shughuli za kifamilia. Michezo inabaki kuwa zawadi au mapumziko, si kipaumbele cha kwanza. Kwa upande wa afya, mimi najitahidi kuhakikisha kuwa sichezi kwa muda mrefu bila mapumziko. Uwa nasimama, kunyosha mwili, au kufanya mazoezi mepesi ili kuepuka madhara ya kukaa mdamurefu. Pia huepuka kucheza michezo usiku sana ili isiharibu usingizi wangu. Afya ya mwili na akili ni muhimu zaidi kuliko ushindi wa mchezo wowote. Hivyo basi naamini michezo ya video ni bora inapochezwa kwa kiasi na kwa nidhamu. Kwa mtazamo huo, mchezo ya video inabaki kuwa sehemu chanya ya maisha yangu. Sio kikwazo cha maendeeo.

Kila siku hutumia usafiri wa umma kama njia yangu kuu ya usafiri. Ingawa wakati mwingine hubadilika kulingana na umbali, muda na majukumu ya kila siku husika. Usafiri ni sehemu muhimu sana ya maisha ya kila siku kwa sababu huunganisha nyumbani, kazini, shuleni na maeneo mengine muhimu. Njia ninayotumia hunisaidia kupanga muda, kuthibiti ghalama na kudumisha utaratibu wa maisha. Mara nyingi hutumia basi au matatu kwa safari za kila siku. Usafiri wa aina hii huniruhusu kufika kazini au kwenye shughuli zangu bila kutumia gharama kubwa kama ilivyo kwa usafiri binafsi. Ingawa wakati mwingine usafiri wa umma unaweza kuwa na changamoto kama msongamano au kuchelewa nimejifunza kuupangilia kwa uvumilivu na subira. Ninapopanda basi au matatu mapema huwa na uhakika wa kufika kwa wakati wa kuepuka msongamano mkuba wa asubui. Moja ya sababu zinazofanya nipende usafiri wa umma ni ghalama nafuu. Kulinganisha na kumiliki gari binafsi, usafiri wa umma hunisaidia kuoakoa pesa nyingi ambazo zingetumika kwa mafuta, matengenezo, bima na kodi. Pesa ninazo okoa huweza kuelekezwa kwenye mahitaji mengine muhimu kama chakula, malazi au kujiboresha kielimu. Hii hunifanya niishi kwa uwiano mzuri wakifedha. Usafiri ya wa umma pia hunipa nafasi ya kupumzika au kufanya mambo mengine madogo nikiwa safarini. Ninaweza kusikiliza mziki, kusoma ujumbe au kutafakari mipango ya siku. Wakati mwingine hutumia muda huo kusoma makala fupi au kupanga kazi zangu. Ingawa si kila safari huwa tulivu, mara nyingi hupata muda wa kujitafakari ambao usingepatikana ni kiendesha gari mwenyewe katika safari fupi, hasa pale ninapoenda umbali mfupi mimi hutembea kwa miguu kutembea hunipa faida nyingi kiafiy kama kuongeza mzunguko wa damu, kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mchangamfu Pia hunipa nafasi ya kuona mazingira yangu kwa karibu zaidi Kuwasalimu watu na kufurahia hewa safi kutembea hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii ninayoishi Wakati mwingine hutumia bodaboda hasa ninapokuwa na haraka au ninapoenda maeneo ambayo usafiri wa umma haufiki kwa urahisi Ingawa siitumii kila siku badaboda hunisaidia sana kuokoa muda Hata hivyo huwa makini na maswala ya usalama kama kuvaa kofi ya ngumu na kuchagua waendesha pikipiki wanaoendesha kwa uangalifu njia ninayotumia ya usafiri hunifundisha nidhamu ya muda na uvumilivu Kuna nyakati ambapo safari huchukua muda mrefu kuliko nilivyotarajia. Kutokana na msongamano au hali ya hewa. Katika hali kama hizi nimejifunza kukubali mambo Nisiyoweza kuyadhibiti na kupanga mapema ili kuepuka kuchelewa Hii hunisaidia kuwa mtulivu na mwenye mpangilio mzuri wa maisha Pia matumizi ya safari ya umma hunifanya niwe mchangiaji wa kulinda mazingira kupunguza mazingira, kupunguza matumizi ya magari binafsi, hupunguza hewa chafu na msongamano barabarani. Kwa ujumla, mimi natumia usafiri wa umma kama njia yangu kuu ya usafiri ya kila siku. Njia hii hunisaidia kuokoa ghalama, kupanga muda, kujali afya na kuishi kwa uwiano, kuishi kwa uwiano. Kwangu usafiri si kufika tu unakoenda bali nisehemu ya safari ya maisha ya kila siku.

Muziki ninao sikiliza mara nyingi ni mchanganyiko wa aina mbali mbali kulingana na hali ya moyo, muda na shughuli ninazofanya. Muziki ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu kwasababu huninguza kihisia, huniburudisha na hunisaidia kuelewa hisia zangu kwa kina. Sisikilizi muziki kwa ajili ya kelele tu Bali kwa maana, ujumbe na athari yake katika nafsi yangu Kwanza kabisa mimi nasikiliza sana muziki wakiafrika hasa muziki wakiswahili na wa Afrika mashariki muziki huu hunivutia kwa sababu una ujumbe, unaoeleweka kirahisi na unaakisi maisha ya kila siku ya jamii nyimbo za wasani wa bongo flavour huninguza kwa sababu huimba kuhusu mapenzi juhudi za maisha, mafanikio na changamoto. Midundo yake hunifanya nijisikie mwenye nguvu na fahari ya utamaduni wangu wakiafrika. Napenda sana pia muziki wa injili, aina ya muziki hunipa, aina hii ya muziki hunipa utulifu wa moyo na matumaini ninapokuwa na mawazo mengi, msongo wa kazi au ninapohitaji faraja. Nyimbo za injili hunisaidia sana, maneno yaki hunikumbusha dhamani ya subira, imani na shukrani. Myziki wa injili hunifanya nijisikie karibu na mambo ya kiroho na hunisaidia kutulia ata katika nyakati ngumu. Pia mara nyingi husikiliza muziki wa pole pole kama R&B. Muziki huu hunifanya hunifaa zaidi wakati wa kupumzika au usiku. Midundo yake laini na sauti tulivu hunisaidia kupunguza mawazo na kuandaa akili kwa mapumziko au usingizi. Ninapokuwa peke yangu nikitafakari maisha, aina hii ya muziki hunipa nafasi ya kujielewa zaidi. Wakati wa kazi au masomo, napendelea kusikiza muziki usio na maneno mengi. Muziki huu unisaidia kuzingatia kazi bila kufurugwa na maneno midundo yake ya taratibu hunifanya niwe makini na kuongeza tija muziki wa aina hii hunidhibitishia kuwa si kila muziki unahitaji kuimbwa ili uwe na maana Wakati mwingine sauti tu zina toshea kupunguza akili Kwa nyakati za furaha au nikiwa na marafiki, mimi husikiliza muziki wa kucheza kama Afrobeat na au muziki wa sherehe. Aina hii ya muziki hunifanya nijisikie mchangamfu, kucheka na kufurahia muda. Muziki wa kucheza huleta watu pamoja, huondoa uchovu na huongeza hali ya furaha. Mara nyingi, muziki huu huskika kwenye sherehe, mikusanyiko au safari ya pamoja. Sababu kubwa inayofanya nipende muziki wa aina mbali mbali ni kwa sababu kila aina ina ujumbe wake. Muziki hunifundisha, huniburudisha na wakati mwingine hunionya au kunitia moyo nyimbo fulani hunikumbusha kumbu kumbu za zamani wakati muhimu, watu muhimu au malengo niliojiwekea. Kwa njia hii, muziki huwa kama rafiki wakaribu anayenielewa Hata hivyo, huwa nachagua muziki kwa busara naepuka nyimbo zenye lugha chafu au ujumbe unaoweza kuharibu maadili Napendalea muziki unaojenga, unautia moyo au angalau unaoburudisha bila kuthuru fikra zangu Ninaamini muziki una nguvu kubwa, hivyo ni muhimu kuuchagua kwa makini muziki ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku hunisaidia kuishi kwa furaha utulivu na matumaini Kwangu muziki sio sauti tu bali ni lugha ya moyo.

Napendelea vyatu vya michezo kuliko haina nyingine za vyatu kwa sababu vinaunganisha faraja matumizi mengi na mutindo wa kisasa unaoendana na maisha ya kila siku. Katika dunia ya leo ambako watu wengi hutembea sana hufanya kazi zenye shuguli nyingi na hupenda kuonekana nadhifu bila kujisumbua. Vyatu vya michezo ambazo ni sneakers hutoa suluhisho linalofaa kwa hali mbali mbali. Kwanza kabisa, faraja ndiyo sababu kuu hinayonifanya nipende sneakers. Vyatu hivi utengenezwa kwa kuzingatia hafya ya migu. Vikiwa na nyayo laini, msaada mzuri wa kisigino, na nafsi ya kutosha kwa vidole. Hii husaidia kupunguza uchofu wa miguu, ata baada ya kutembea au kusimama kwa mda murefu. Kwa mtu anayependa kuwa hai au anayehitaji kutembea mara kwa mara, faraja ni jambo lisiloweza kupuuza. Hizi vyatu hunifanya nijiskie huru na mwenye nguvu siku mzima. Pili matumizi mengi ya hizi vyatu za sneakers hunifutia sana na weza kuzifaa wakati wa matembezi, kazini, hasa masingira yasio lazima, shuleni, kusafiri au hata kwenye mikutano ya kawaida na marafiki. Tofauti na vyatu rasmi ambavyo hufaliwa kwa matukio maalumu. Vyatu hivi hunipa huuru wa kubandilika kulingana na ratiba yangu. Ni raisi kuziunganisha na mafazi mbalimbali kama jeans, suruari za kitamba, kaptula na hata baadhi ya mafazi ya kisasa ya ofisini. Sababu nyingine muimu ni mtindo na mwonekano. Sneakers za kisasa hutengenezwa kwa miundo na rangi tofauti. Kuanzia raisi na tulifu hadi zile zenye mfuto mkubwa. Hii hunipa nafasi ya kuonyesha latha yangu ya mafazi na utu wangu. Ninaweza kuchangua sneakers nyeupe kwa muonekano safi na wa kawaida. Au zile zenye rangi kali kuonyesha ujasili na ubunifu. Kwa namna hii vyatu vinakua, si kifaa cha kutembea tu bali pia njia ya kujieleza. Pia uraizi wa kutunza hizi vyatu huu ni faida nyingine, mara nyingi ni rahisi kusafisha na hudumu kwa muda murefu ikiwa vinatunzwa vizuri. Viatu vingi vya michezo utengenezwa kwa vifaa, muimu na ambazo Ikiwa zinaweza kuimili matumizi ya kila siku kama vile mpira imara na fitamba vinavyopumua Hii inasaidia miguu kubaki katika hali zuri bila kupata joto kupita kiasi au harufu baya Pia napendelea sneakers kwa sababu zinaendana na maisha yenye hafia Zinachochea kutembea, kukimbia kidogo, au kufanya mazoezi mepesi bila kubadilisha vyatu. Hii ni muhimu katika kuhimiza mtindo wa maisha, unaojali hafya ya mwili. Unapofaa fiatu vinafyokufanya hujisikie vizuri, unakuwa na motisha zaidi ya kufanya shuguli. Hata hivyo, si kwamba sipendi fiatu vingine kabisa. Vyatu rasmi hau sadali vina nafasi yake kulingana na tukio. Lakini kwa ujumla, sneakers ndizo changuo langu la kwanza kwa matumizi ya kila siku kutokana na mchanganyiko wake wa faraja, mtindo na matumizi mengi. Hivyo basi mimi ningependa kusema napendelea hizo vyatu, manake zinaniwezesha kuhishi maisha yenye harakati ya kujiamini katika muonekano wangu na kujali hafia ya miguu yangu. Kwa mtazamo wangu, hizi vyatu ni sehemu ya mutindo wa maisha ya kisasa.

Mimi napenda kupika sana na kupika kwangu si jukumu tu la kila siku bali ni shughuli inayonipa furaha utulivu na nafasi ya kujifunza mambo mapya kupika kunanifanya nijisikie huru, kuonyesha ubunifu wangu, kujaribu ladha tofauti na kuleta pamoja watu ninaowajali Kwa mtazamo wangu kupika ni kazi za kupika ni zaidi ya kuandaa chakula na ni sanaa tiba ya mawazo na njia ya kuwasiliana bila maneno Kwanza kabisa napenda kupika kwa sababu kunanipa udhibiti wa kile ninachokula Ninapopika mwenyewe ninaweza kuchagua viungo safi na vyenye afya kupunguza mafuta au chumvi nyingi na kuhakikisha chakula kinakuwa salama na chenye lishe bora Hii hunisaidia kujenga mtindo mzuri wa maisha na kujali afya yangu kwa ujumla kupika nyumbani pia hunipa uhuru wa kurekebisha mapishi kulingana na mahitaji yangu au ya familia Pili kupika hunipa furaha ya ubunifu Kila mara ninapoingia jikoni ninajisikia kama msanii mwenye rangi na turubai Naweza kuchanganya viungo, kujaribu mapishi mapya au kubuni ladha yangu mwenyewe Wakati mwingine hufuata mapishi rasmi Lakini mara nyingi hujaribu kubadilisha kidogo ili kupata ladha ya kipekee hisia ya kuona chakula kikibadilika hatua kwa hatua adi kuwa mlo hilo linaniridhisha sana sababu ingine inayonifanya nipende kupika ni hisia ya kutuliza mawazo Baada ya siku ndefu yenye msongo wa mawazo kupika hunisaidia kupumzika. Wakati nakata kata mboga, nachochea sufuria, nanusa harufu ya chakula kinachopikwa, hizi zote zinanisaidia kusahau kwa muda matatizo na kunirudisha katika hali ya utulivu. Kupika kunanifanya nizingatie kile ninachofanya kwa wakati huo jambo linalofanana na kutafakari. Pia napenda kupika kwa sababu huleta watu pamoja. Hakuna kitu kinachofurahisha kama kuandaa chakula na kukishirikiana na familia au marafiki. Meza ya chakula huwa mahali pa mazungumzo, micheko na kujenga mahusiano. Ninapopika kwa ajili ya wengine na kuona wakifurahia chakula. Mimi huhisi fahari na furaha ya kipekee. Chakula kinakuwa njia ya kuonyesha upendo na kujali. Aidha kupika hunisaidia kujifunza tamaduni tofauti, kupitia mapishi ya vyakula vya maeneo mbali mbali, ninaweza kujifunza historia, mila na mtindo wa maisha wa watu wengine. Kupika chakula cha asili ya kigeni hunipa pia hisia ya kusafiri bila kuondoka nyumbani. Hii hunifanya ni heshimu na kufurahia utofauti wa dunia. Ingawa wakati mwingine kupika kunaweza ni chukua muda au kunahitaji juhudi, bado faida zake uzidi changamoto. Kupika hunifundisha uvumilifu, mipango na usafi. Pia hunipa ujuzi muhimu wa maisha unaoweza kutumika kila siku. Hivyo basi napenda kupika kwa sababu kunaniletea afya, furaha, ubunifu na mahusiano mazuri na watu wanaonizunguka kupika ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Na kila mlo ninao andaa ni fursa mpya ya kujifunza na kufurahia maisha.

Mimi nina malengo yaliyowazi na yenye mwelekeo ambayo yanalenga maendeleo binafsi, mchango kwa jamii na mafanikio ya mda mrefu. Ninaamini kuwa na malengo kazini husaidia mtu kuwa na mwelekeo sahihi nidhamu na motisha ya kuendelea kujifunza na kuboresha uwezo wake kila siku. Malengo yangu ya kazi hayahusu tu kupata kipato, bali pia kujenga dhamani na maana katika kile ninachofanya. Lengo langu la kwanza ni kukuza ujuzi na maarifa ya kitaaluma. Ninatamani kuwa mtaalamu anaye tambulika katika eneo langu la kazi kwa sababu ya uwezo, uaminifu na ubora wa kazi. Ili kufanikisha hili, ninajitahidi kujifunza kila mara, kuundhuria mafunzo, kusoma, na kujifunza kutoka kwa watu wenye uzoefu. Dunia na kazi hubadilika haraka, hasa kutokana na maendeleo ya teknolojia. Hivyo, ninaona ni muhimu kubaki tayari, kujifunza mambo mapya na kuboresha ujuzi wangu. Lengo la pili ni kufanya kazi kwa ubora na uadilifu. Nataka kujulikana kama mtu anayefanya kazi kwa bidii, anayeheshimu mda na anayewajibika kwa majukumu yake. Uadilifu kazini ni jambo muhimu sana kwangu kwa sababu hujenga imani kati yangu, wenzangu nawaajiri hao wateja. Ninaamini kuwa mafanikio ya kweli yanapatikana pale mtu anapofanya kazi kwa haki na kwa moyo wa kujituma. Lengo lingine muhimu ni kupanda ngazi katika taaluma yangu. Natamani kadri muda unavyokwenda kupata majukumu makubwa zaidi na nafasi ya uongozi. Sio kwa ajili ya hadhi pekee, bali kwa sababu nafasi izo hunipa furaha ya kushiriki katika maamuzi Pia kunaongoza wengine na kuleta mabadiliko hasa katika mahali pa kazi Nataka kuwa kiongozi anayesikiliza, anayehimiza ushirikiano na anayesaidia wengine kufikia uwezo wao kamili Pia nina lengo la kuchangia maendeleo ya jamii kupitia kazi yangu Ninaamini kazi ina nguvu ya kubadilisha maisha ya watu na kuboresha mazingira ya kijamii na kiuchumi Hii ni kwa kutoa huduma bora, kutatua matatizo ya watu au kuunda fursa za ajira. Natamani kazi yangu iwe na athari chanya kwa jamii inayonizunguka. Mafanikio kwangu hayapimwi kwa mshahara pekee. Bali kwa mchango ninaotoa kwa wengine Zaidi ya hayo nina lengo la kudumisha huuwiano kati ya kazi na maisha binafsi. Ingawa kufanya kazi kwa bidii ni muhimu. Ninaamini pia katika umuhimu wa afya ya mwili na akili familia na muda wa kupumzika. Nataka kujenga kazi, itakayoniwezeshe kuishi maisha yenye usawa bila msongo wa mawazo uliopitiliza. Huuwiano huu hunisaidia kuwa na tija zaidi na furaha kazini. Kwa kumalizia, malengo yangu ya kazi ni kujifunza na kukua kitaaluma, kufanya kazi kwa uadilifu, kupanda ngazi, kuchangia jamii, na kuishi maisha yenye huuwiano. Ninaamini kuwa kwa juhudi, nidhamu na imani malengo haya yanaweza kutimia na kunisaidia kujenga maisha ya kazi yenye mafanikio na maana.

Ningependa kupata mafunzo yanayonisaidia kukua kitaaluma, kuboresha ufanisi wangu na kujiandaa kwa changamoto za sasa na zijazo. Ninaamini kuwa mafunzo kazini ni ngumu, ni nguzo muhimu ya maendeleo ya mtu binafsi na pia na mafanikio ya taasisi katika maisha yetu ya kawaida. Kupitia mafunzo sahihi, mfanyakazi huongeza maarifa, hujiamini zaidi na huweza kutoa mchango mkubwa katika kazi yake. Kwanza ningependa kupata mafunzo ya kuboresha ujuzi wa kitaaluma unaohusiana moja kwa moja na kazi yangu. Mafunzo haya y naweza kujumuisha matumizi ya teknolojia mpya, programu maalumu za kazi, au mbinu bora za utendaji. Katika dunia ya leo, teknolojia, ubadilika kwa kasi hivyo ni muhimu kuendelea kujifunza ili nisibaki nyuma Mafunzo haya mafunzo ya haina hii yanaweza nisaidia kufanya kazi kwa haraka, kwa usahihi na kwa ubunifu zaidi Ningependa pia mafunzo ya mawasiliano na mausiano kazini Ujuzi wa kuwasiliana vizuri na wezangu, wakubwa na wateja ni muhimu sana. Mafunzo haya yangejumuisha jinsi ya kusikiliza kwa makini, kutoa maoni kwa heshima, kuandika barua au ripoti zilizo wazi. Na pia na kushugulikia migogoro kwa jia ya amani. Mawasiliano mazuri huongeza ushirikiano na upunguza migogoro isio ya lazima kazini. Mafunzo ya uongozi na usimamizi pia ni muhimu kwangu Asa kwa sababu nina malengo ya kupanda ngazi katika taaluma yangu Ningependa kujifunza jinsi ya kuongoza timu, kugawa majukumu kwa haki, kuwaamasisha wafanyikazi na kufanya maamuzi yenye busara, mafunzo haya yangenisaidia kujiandaa kwa majukumu makubwa zaidi na kuwa kiongozi anayejali maendeleo ya wengine pamoja na malengo ya taasisi. Aidha ningependa mafunzo ya usimamizi wa muda na tija kazini. Katika mazigira yenye kazi nyingi na ratiba zinazobadilika, uwezo wa kupanga kazi na kutumia muda vizuri ni muimu. Mafunzo haya yangenisaidia niweke vipaumbele kuepuka msongo wa mawazo. Na kuhakikisha kuwa, kazi zinafanyika kwa ubora ndani ya mda uliopangwa. Pia husaidia kumboresha uwiano kati ya kazi na maisha binafsi. Pia ninaona humuimu wa mafunzo ya utatuzi wa matatizo na ubunifu. Kazi nyingi hukumbwa na changamoto zisizotarajiwa. Hivyo ni muimu kuwa na uwezo wa kufikiri kwa kina, kuchambua tatizo na kupata suluhisho bora. Mafunzo haya yangenisaidia kuwa mvunifu zaidi na kuchangia mawazo mapya yanayoweza kuboresha utendaji wa kazi au huduma zinazotolewa. Zaidi ya hayo, ningependa mafunzo ya maadili na uadilifu kazini. Mafunzo haya hunisaidia kujenga utamaduni mzuri wa kazi, unaozingatia haki, uwajibikaji na heshima. Mfanyakazi anayeelewa maadili ya kazi, huchangia sana katika mazigira salama na yenye imani. Hivyo basi, mafunzo haya yatanisaidia kukuwa binafsi, kuongeza dhamani yangu kazini na kuchangia kwa ufanisi katika mafanikio ya taasisi.

Mimi chakula mbacho ninakula mara nyinki mchana ni chakula kilichorahisi kupatikana chenye lishe na kinachonipa nguvu ya kuendelea na shughuli za siku. Kwa kuwa mchana huwa ni wakati wakazi au masomo kwa watu wengi, ninapendelea mulo unaoshiba vizuri, lakini usiongeze uzito au kunifanya nijisikie mzito sana. Kwa sababu hiyo ningechangua mimi huchagua chakula chenye mchanganyiko wa wanga, protini na mboga. Kwa kawaida wali ni chakula, ninacho kula sana mchana. Wali ni rahisi kupatikana na uwezakuliwa kwa njia mbali mbali. Mara nyinki huandamana na marangwe, degu au jegere ambayo ambavyo ni mfianzo vizuri vya protini. Mchanganyiko huu unifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu na pia unipa nguvu ya kutosha kuendelea na kazi bila kuchoka haraka wali pia ni chakula kinachopendwa na watu wengi, hivyo hupatikana kwa urahisi katika mikahawa au nyumbani Bali na wali ugali pia ni chakula ni nachokula mara kwa mara mchana Ugali ni chakula cha asili kinacho shikamana na tamaduni zetu na hunipa nguvu nyingi kwa sababu ni chanzo kizuri cha siku. Mara nyingi huandamana na boga za majani kama sukuma wiki, spinaji na kabeji pamoja na chanzo cha protini kama samaki, mayai au nyama. Mlo huu ni mzuri kwa sababu unalishe kamili na hunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda murefu. Wakati mwingine hasa ninapokua na haraka, nimi huchagua chakula chepesi kama chapati na maragwe au chapati na mayai. Chakula hiki ni rahisi kuanda na pia hupatikana kwa urahisi katika maeneo mengi. Ingawa ni rahisi, bado kinaweza kuwa na lishe bora ikiwa kitaandaliwa vizuri. Chapati hunipa nguvu, uku marangwe au mayai yakitowa protini muhimu kwa mwili. Pia napenda kula pilau au biriani mchana lakini kwa mara chache. Asa siku za mapumziko au ninapopata fursa maalum. Fyakula hivi vinaladha zuri na ufanya mchana uwe wakufurahisha zaidi. Ingawa si fiema kufila kila siku kwa sababu vinaweza kuwa na mafuta mengi kuhu nikizikula mara moja moja unipafuraha na unifanya nijisikie nimejizawadia. Ili kuakikisha afya yangu ninajitahidi kuambatanisha chakula cha mchana na boga. Boga unisaidia kupata vitamini na mandini muimu na pia inamboresha mwenye mwenye mweng'enyo wa chakula Wakati mwingine huongeza matunda kama chungwa, dizi au tikiti maji, baada ya chakula hili kuongeza virutubisho na kunifanya nijisikie mchangamvu sababu ninayopenda mlo wa mchana wenye huwiano ni kwa sababu hunisaidia kuwa natija Chakula kizito sana kinaweza kunifanya ni jisikie mchofu au kusinzia. Wakati chakula chepesi kupita kiasi kinaweza kunifanya nihisi jaa haraka. Kwa hiyo kuchagua mlo wakati unaotosheleza unisaidia kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi adi jioni. Hifo mbasi ningependa kusema chakula ni na chakula mara nyingi ni wali au ugali. Na nikichagua mulo huu ni kwa sababu ni unalishe, unashibisha na unipa nguvu ya kuendelea na shughuli za.

Kitendo kimoja cha wema ambacho nimewahi kufanya na ambacho kinakaa sana moyoni mwangu ni kusaidia mtu aliyekuwa katika hali ngumu bila kutarajia malipo yoyote. Tukio hili lilinifundisha kuwa hata tendo dogo la wema linaweza kuwa na athari kubwa katika maisha ya mtu na pia katika nafsi ya anayetoa msaada. Siku moja nilikutana na mzee mmoja allie kuwa amekaa kando ya barabara akiwa na huzuni na uchovu mkubwa alikuwa akiuza vitu vidogo vidogo Lakini ilikuwa wazi kuwa biashara haikuwa ikienda vizuri siku iyo Niliposimama kidogo kuzugumza naye alinishirikisha kuwa alikuwa amekosa chakula cha mchana na pia hakuwa na pesa ya kurudi nyumbani alionekana hana matumaini na alikuwa aamekata tamaa kutokana na hali ya maisha Nilihisi kuuguza sana na hali yake Hivyo niliamua kumnunulia chakula na kumpa maji ya kunywa Nilika naye kwa muda mfupi tukazungumza Nikamsikiliza na nika mfariji kwa maneno ya matumaini Niliona macho yake ya kibadilika pole pole kutoka huzuni hadi tabasamu oa shukrani ingawa msaada niliotua haukuwa mkubwa kifedha Ulionekana kumletea faraja na nguvu mpya Zaidi ya chakula nilimpaki kiasi kidogo cha pesa ili aweze kurudi nyumbani salama Nilifanya hivyo kwa hiari bila hata kutambuliwa au kushukuriwa sana Kilicho nifurahisha zaidi ni kuona jinsi tendo hilo lililo lilivyompa heshima na kumfanya ajisikie kuwa bado kuna watu wanao mjali Alinishukuru kwa dhati na kuniombea baraka jambo lililoniguza moyoni Kitendo hiki cha wema kilinifanya nitambue kuwa kusikiliza na kujali nisehemu muhimu ya kusaidia Wakati mwingine watu hawahitaji msaada mkubwa Bali wanahitaji mtu wa kuwaona kuwasikiliza na kuwapa matumaini Nilijifunza kuwa wema haupimwi kwa ukubwa wakile unachotoa Bali kwa nia na upendo uliopo nyuma ya tendo hilo Tangu siku hiyo nimejitahidi kufanya vitendo vidogo vya wema kila inapowezekana Wakati mwingine ni kusaidia jirani kumtia moyo rafiki anayepitia changamoto na kushiriki kile kidogo nilichonacho na anayehitaji Nimegundua kuwa kufanya wema huniletea amani ya ndani na hunifanya nijisikie kuwa na mchango chanya katika jamii. Pia kitendo hicho kilinifundisha kuwa kila mtu anaweza kuwa chombo cha mabadiliko bila kujali hali yake ya kifedha au nafasi alionayo. Hata tabasamu, neno la faraja au dakika chache za kusikiliza zinaweza kubadilisha siku ya mtu. Wema unanguvu ya kuunganisha watu na kujenga jamii yenye huruma na mshikamana. Hivyo basi kitendo hicho kilinifundisha dhamani ya huruma, ukarimu na kujali wengine. Kimeniacha na kumbukumbu ya kudumu na kime nifanya niamue kuishi maisha ya nayojengwa juu ya kusaidiana na kufanya mema. Kwa sababu wema urudi kwa jia nyingi. Hata pale ambapo hatutaraji Hivyo basi nikaamini wahenga Wakati walisema wewe tenda wema Nenda zako Mungu watakubariki badaye.

Kuna mambo mengi ninayopenda kuhusu shirika lango na mambo hayo hunifanya nijisikie fahari kuwa sehemu yake na kunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii kila siku. Shirika langu sii mahali tu pa kazi, bali ni mazingira yanayo kuza maendeleo binafsi, ushirikiano na mchango chanya kwa jamii. Sababu hizi ndizo zinazo nifanya niliangalia shirika langu kama sehemu muhimu ya safari yangu ya kikazi. Kwanza kabisa napenda mazigira ya kazi yenye heshma na ushirikiano. Katika shirika langu wafanyi kazi wana heshimiana bila kujali fio au majukumu ya mawasiliano huwa ya wazi na maoni ya kila mtu husikilizwa. Hali hii hujenga mshikamano na kufanya kazi iwe rahisi na yenye tija. Kufanya kazi katika mazingira ambapo mtu anajisikia kuthaminiwa uniongezea ari na kujiamini kazini. Napenda uongozi wa shirika langu, viongozi wetu wanajali, ustawi wa wafanyi kazi na wako tayari kusikiliza changamoto au mapendekezo. Wanatoa mwelekea ulio wazi na utua msaada inapohitajika. Uongozi wa aina hii hunifanya nijisikie kuwa niko mahali salama pa kujifunza na kukuwa. Pia viongozi hutuhimiza kufanya kazi kwa uwadilifu na kuzingatia maadili mema jambo linalojenga taswira zuri ya shirika. Jambo lingine ninalolipenda ni fursa ya kujifunza na kujiendeleza. Shirika langu linadhamini maendeleo ya wafanyi kazi wake kwa kutoa mafunzo, warsha na nafasi za kuongeza ujuzi. Hii hunisaidia kuboresha uwezo wangu wa kujiandaa kwa majukumu makubwa zaidi ya siku zijazo. Ninajisikia kuwa shirika linawekeza katika maisha yangu ya baadaye, sii tu katika kazi ya sasa. Napenda utamaduni wa uwajibikaji na ubora uliopo katika shirika langu. Kila mfanya kazi huimizwa kufanya kazi kwa bidii na kuhakikisha matokeo yanakuwa bora. Wakati huo huo kuna utayari wa kusaidiana pale mtu anapo kutana na changamoto utamaduni huu hunifanya nijitahidi kila siku kutoa kilicho bora zaidi Kwa sababu unajua mchango wangu unathamani Aitha napenda jinsi shirika langu linavyo tarajiwa ilafya jari ustawi wa wafanyikazi masuala ya afya usalama na uwiano katika kazi na maisha binafsi upewa uzito Hii hunifanya nijisikia kuwa shirika linalo niona kama binadamu kamili Si kama chombo cha kazi pekee uelewa huu hupunguza msongo wa mawazo na uongeza kuridhika kazini Jambo jingine muhimu ni mchango wa shirika kwa jamii shirika langu hushiriki katika shughuli za kijamii, kusaidia jamii na kutoa huduma zenye manufaa kwa watu wengi. Kufanya kazi katika shirika lenye dhamira ya kuboresha maisha ya wengine hunipa fahari na kunifanya nijisikie kuwa kazi yangu inamaana kubwa zaidi. Zaidi ya hayo napenda uwazi na haki katika taratibu za kazi. Masuala ya tathmini ya utendaji kupandishwa vieo na majukumu huendeshwa kwa uwazi kadri inavyo wezekana. Hii hujenga imani na kuondoa ihisia za mapendeleo au dhuluma. Mfanya kazi anapojua kuwa juhudi zake zinatambuliwa kwa haki huongeza bidii na uaminifu kwa shirika. Hivyo basi, mimi napenda kufanya kazi kwa bidi ili kuchangia mafanikio ya shirika na yangu bina.

Ndiyo, mimi nasoma gazeti, na nimengudua kuwa kusoma gazeti ni tabia muhimu inayo nisaidia. Inanisaidia kuwa na ufahamu mpana wa mambo yanayatokea katika jamii, nchini, na duniani kwa ujumla. Ingawa katika zama za teknolojia, habari zinapatikana kwa haraka kupitia simu na mitandao ya kijamii. Bado gazeti lina nafasi yake ya kipekee kwa sababu ya uandishi wake uliopangiliwa wa kina na wenye kuaminika zaidi. Kwanza kabisa napenda kusoma gazeti kwa sababu lina nisaidia kupata habari sahihi na zilizo chambuliwa vizuri. Tofauti na taarifa fupi au tetezi zinazo patikana mtandaoni, gazeti huwasilisha habari kwa mtiririko mzuri likitoa muktadha sababu na hadhari za tukio fulani. Hii hunisaidia kuelewa sio tu kilichotokea, bali pia kwa nini kilitokea na kina maana gani kwa jamii. Kusoma gazeti hunisaidia kuongeza maarifa yangu katika nyanja mbali mbali. Gazeti lina habari za siasa, uchumi, elimu, afya, michezo, burudani na masuala ya kijamii. Kupitia kurasa hizi ninajifunza mambo mengi ambayo huenda nisinge yapata kupitia vyanzo vingine. Maarifa haya hunisaidia kuwa na mtazamo mpana na kuchangia vyema katika mijadala au mazugumzo na watu wengine. Sababu nyingine inayonifanya nipende kusoma gazeti ni kuimarisha ujuzi wa kusoma na kufikiri kwa kina. Kusoma makala, ndefu, hunifanya nijizoeshe kusoma kwa umakini, kuchambua hoja na kutathmini taarifa. Hii ni tofauti na kusoma vichwa vya habari tu au ujumbe mfupi mtandaoni. Uzoefu huu hunisaidia kukuza uwezo wa kufikiri kwa mantiki na kufanya maamuzi yenye ufahamu zaidi. Pia napenda kusoma gazeti kwa sababu linanipa utulivu na nidhamu ya kusoma. Chukua muda malumu wa kusoma gazeti, hasa asubuhi au jioni hunisaidia kupumzika na kuanza au kumaliza siku yangu kwa utaratibu mzuri. Ni wakati wa kujitenga kidogo na kelele za kidigitali na kuzingatia maandishi yaliyo mbele yangu. Hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza umakini. Aidha kusoma gazeti hunifanya nijisikie nimeunganishwa na jamii habari za ndani hunisaidia kufahamu changamoto na mafanikio ya watu wanao nizunguka. Pia hunihamasisha kushiriki katika maswala ya kijamii kama vile mijadala ya maendeleo, uchaguzi au shughuli za kijamii. Gazeti linakuwa daraja kati yangu na jamii pana. Ingawa nasoma magazeti ya mtandaoni, bado napenda toleo la karatasi kwa sababu ya uzoefu wake wa kipekee. Kushika gazeti mikononi, kugeuza kurasa na kuchagua makala ya kusoma hunipa hisia za ya umakini na heshima kwa habari. Hata hivyo, teknolojia imenifanya nipate urahisi wa kusoma gazeti popote na wakati wa wowote. Kusoma gazeti ni tabia ninayoithamini kwa sababu hunisaidia kuwa raia mwenye ufahamu, mwenye mawazo yaliojengwa juu ya tarifa na mwenye huelewa dunia inayomzunguka Hivyo basi, mimi nasoma kwa sababu linanipa habari sahihi, maarifa mapana na uwezo wa kufikiri kwa kina.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, nimejifunza kuweka mikakati na tabia zinazo usaidia kutumia mda, guvu na rasirimali kwa ufanisi zaidi. Ninaamini kuwa uzalishaji si kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja, bali ni kufanya kazi sahii kwa umakini na ubola. Kwa sababu hiyo, ninazingatia mipango, nidhamu, binafsi na kujitunza kimwili na kiakili. Kwanza kabisa napanga kazi yangu mapema. Kila siku uwanza kwa kuandaa orodha ya majukumu ya nayo paswa kutekeleza. Hii hunisaidia kujua vipa umbele vyangu na kuepuka kuchanga nyikiwa. Kwa kupanga kazi kulingana na umuimu na mda uliopo, ninaweza kuakikisha kuwa kazi muimu zinafanyika kwanza. Mpango huu unipa mwelekeo na unifanya nijisikie nimesimamia siku yangu badala ya kuongozwa na matukio. Pili ninajifunza kusimamia muda wangu vizuri. Ninajitahidi kuepuka kupoteza muda katika mambo ya sio na tija kama matumizi kupita kiasi ya mitandao ya kijamii au kukatizwa mara kwa mara. Mara nyingi natumia binu ya kugawa kazi katika vipindi vifupi ya umakini kisha kuchukua mapumziko mafupi. Jia hii unisaidia kudumisha umakini kwa muda murefu bila kuchoka. Jambo lingine muimu ni kueka malengo ya lio wazi na yanayopimika. Ninapokuwa na lengo lililo wazi, mimi hua raisi kupima maendeleo na kujua kama niko katika mwelekeo sahihi. Malengo unipamotisha na hunifanya nijitahidi zaidi, pia unisaidia kugawa kazi kubwa katika hatua dogo dogo, jambo linalo raisisha utekelezaji. Ili kuongeza uzalishaji, nina zingatia pia mazigira ya kazi, mimi ujitahidi kufanya kazi katika mazigira safi, tulivu na yalio andaliwa vizuri. Meza hiyo ilio nadhifu na mazingira ya sio na kelele nyingi unisaidia kuongeza umakini na kupunguza msongo wa mawazo. Ninapo itaji umakini mkubwa, mimi ujitenga na vitu vina vyo weza kunifuruga. Pia ninaamini katika umuimu wa kujifunza na kuboresha ujuzi. Kadri nina vyo jifunza, binumbora za kazi hau kutumia zana sahihi, divyo nina vyo kuwa na ufanisi zaidi. Mafunzo na kujifunza kutoka kwa wengine unisaidia kufanya kazi kwa haraka na kwa ubora zaidi Hii uongeza uzalishaji wangu bila kuongeza mzigo wa kazi Zaidi ya hayo ninatunza hafya yangu kwa sababu uzalishaji unatengemea pia hali ya mwili na akili ni nalala ya kutosha, ni nakula chakula chanye afya na kufanya mazoezi mara kwa mara. Hii unisaidia kuwa na nguvu, umakini na mtanzamo chanya kazini. Mtu aliye choka au mwenye msongo wa mawazo, awezi kuwa na uzalishaji mzuri. Ninajifunza pia kushirikiana na wengine na kuomba msaada inapoitajika. Kushirikiana unisaidia kugawana mawazo, kupata suluisho bora na kupunguza mzigo wa kazi. Pia unisaidia kujifunza jia mpya za kufanya mambo kwa ufanisi zaidi. Hivyo basi binu hizi unisaidia kufanya kazi kwa tija zaidi, kwa ubora na kwa usawa unao ni ruhusu kufikia malengo yangu bila kujishocha, kujichosha kupita kiasi. Hivyo basi, mimi ninaongeza uzalishaji wangu kwa kupanga kazi, kusimamia muda, kueka malengo wazi, kumboresha mazigira ya kazi, kujifunza kila mara, kutunza hafya na kushirikiana na wengi.

Ninapofikiria kuhusu njinzi ninavyo sherekea siku yangu ya kuzaliwa naiona kama siku ya kipeeke ya kutafakari maisha kushukuru na kushiriki furaha na watu ni nao wapenda. Kwangu siku ya kuzaliwa siitu kuhusu sherehe kubwa au zawadi nyingi. Bale ni kuhusu maana ya maisha mafaanikio nilio pata na matumaini ya siku zijazo. Kila mwaka ujitahidi kuifanya siku hii iwe ya kukumbukwa kwa njia yenye maana. Kwanza kabisa mimi huanza siku yangu ya kuzaliwa kwa shukurani. Asubui hupata mda wa kutafakari na kushukuru mungu kwa uhai. Afya na fursa nilizo nazo. Mimi utafakari mwaka uliopita, changamoto nilizopitia, mafunzo niliopata na mafanikio madogo au makubwa niliofikia. Hatuwa hii hunipa amani ya moyo na hunisaidia kuanza siku kwa mtanzamo chanya Bada yahapo napenda kuwasiliana na familia yangu ya karibu Ikiwezekana natumia muda nao ana kwa ana au kwa simu ikiwa tuko mbali maneno ya heri ya kuzaliwa kutoka kwa wazazi, dugu au jamaa huninguza sana kwa sababu hunikumbusha kuwa ni na watu wanao nijali na kuniunga mkono. Familia ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Hivyo, uwepo wawo katika siku hii unifanya nijisikie kamili. Katika mchana wa siku yangu ya kuzaliwa mara nyingi, ninachangua kufanya jambo linalo nifuraisha. Wakati mwingine, natoka nje na marafiki, kuwenda kotelini, kukula, kutembelea sehemu niliyoipenda, au kufanya shuguli ya burudani kama kutanzama filamu, kusikiliza muziki, kuenda kuogelea, kucheza michezo, sipendi sherehe za makelele kupita kiasi. Bali, mimi napendelea mazigira ya utulifu na mazunguzo yenye maana. Marafiki wakaribu, hunifanya nicheke, nipumzike, nakusahu kwa mda majukumu ya kila siku. Chakula ni sehemu muhimu ya sherehe yangu. Mara nyingi huchagua chakula ni nacho kipenda sana. Ama nikijipikia mwenyewe au kuenda kula mahali maalumu Ikiwezekana nakata keki ndogo kama ishara ya kusherekea mwaka mpya wa maisha keki si kwa hajili ya anasa tu bali ni ishara ya kusherekea safari niliyopita na ile ni nayo endelea nayo Zaidi ya sherehe siku ya kuzaliwa hunipa nafasi ya kuweka malengo mapya Mimi hujitenga kwa muda mfupi, kuandika malengo ya mwaka unawafuata, iwe ni kazini, kielimu, kiafia, au binafsi. Zoezi hili hunipa mwelekeo na kunikumbusha kuwa kila mwaka ni fursa mpya ya kukua na kuboresha maisha yangu. Ninapenda kujiwekea malengo halisi, yanayo nihamasisha kufanya kazi kwa bidii. Wakati mwingine, ninaamua kushiriki wema katika siku yangu ya kuzaliwa. Hii inaweza kusaidia mkuwa, kusaidia mtu anayehitaji, kutua msaada mdogo kwa jamii, au kufariji watu walio karibu nami. Kufanya wema katika siku yangu ya kuzaliwa, hunipa furaha ya kipeke na kunifanya nihisi kuwa maisha yangu yana maana zaidi ya sherehe binafsi. Hivyo basi mimi siku ya kusherekea ni siku yangu ya kuzaliwa ninasherekea kwa njia yenye utulivu, shukurani na furaha ya kweli. Ni siku ya kusherekea uhai mausiano na matumaini ya baadae. Siku ya kuzaliwa ni mwanzo mpya wa safari, nikiwa na moyo wa shukurani na niya ya kuishi maisha yenye maana na mchango chania kwa wengine.

Mimi napenda kufanya kazi nyumbani, hasa pale mazingira na haina ya kazi vinapo niruhusu. Kufanya kazi nyumbani kunanipa uhuru, utulivu na uwezo wa kupanga siku yangu kwa njia inayofaa. Mahitaji yangu binafsi. Ingawa kuna changamoto zake ninaona faida zake zinazidi hasara. Hasa katika zama za sasa ambapo teknolojia imerahisisha mawasiliano na utekelezaji wa majukumu mengi kwa njia ya mtandao. Kwanza kabisa napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu ya utulifu wa mazigira. Kwa sababu ya utulifu wa mazingira, nyumbani kuna kelele chache ukilinganisha na ofisi yenye watu wengi. Ali hunisaidia kuzingatia kazi zangu wa umakini zaidi. Hasa kazi zinazohitaji kufikiri kwa kina au ubunifu. Ninapokuwa katika mazingira tulifu huwa rahisi kukamilisha kazi kwa ubora mzuri na kwa muda mfupi. Sababu nyingine muhimu ni kuokoa muda wa gharama, kufanya kazi nyumbani. Kufanya kazi nyumbani huniondolea haja ya kusafiri kila siku kuenda ofisini. Jambo linalookoa muda mwingi na gharama ya za usafiri. Mda huu ninaokoa ninaweza kuutumia kufanya kazi kwa tija zaidi, kupumzika au kushughulikia mambo binafsi. Pia hupunguza uchofu unaotokana na safari ndefu au foleni. Hivyo ninaanza kazi nikiwa na nguvu na umakini zaidi. Pia napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu inanipa kubadilika katika ratiba. Ingawa ninafuata mda wa kazi uliopangwa. Kufanya kazi nyumbani uliruhusu kupanga mapumziko yangu kwa njia inayofaa. Naweza kuchukua mapumziko mafu mafupi ya kunyoosha mwili, kunywa chai au kupumua hewa safi. Kisha kurejelea kazini nikiwa nimechajiwa upya. Uwezo huu wakubadilika hunisaidia kudumisha afya ya mwili na akili. Aidha kufanya kazi nyumbani hunisaidia kuboresha huwiano kati ya kazi na maisha binafsi. Ninapokuwa karibu na familia ninaweza kushiriki nao kwa karibu, kwa karibu zaidi bila kuadhiri majukumu yangu ya kazi. Hii hunisaidia kujenga mahusiano bora na kupunguza msongo wa mawazo. Uwiano huu hunifanya nijiskie nimeridhika zaidi na maisha kwa ujumla Jambo linaloadhiri pia utendaji wangu kazini Hata hivyo ninafahamu kuwa kufanya kazi nyumbani kunahitaji nidhamu binafsi Kuna fishawishi vingi kama televisheni, simu au shughuli za nyumbani ambazo zinaweza kupunguza umakini. Kwa hivyo, mimi hujitahidi kuweka ratiba maalumu kuandaa eneo la kazi nyumbani na kueka mipaka kati ya muda wa kazi na muda wa mapumziko. Nidhamu hii hunisaidia kuendelea kuwa na tija liche ya kufanya kazi nje ya ofisi. Pia napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu teknolojia imenifanya niwe karibu na wenzangu liche ya umbali. Kupitia mbarua pepe, mikutano ya mtandaoni na programu za mawasiliano naweza kushirikiana na timu yangu kwa ufanisi. Hii hunionyesha kuwa kazi kwa kufanya kazi nyumbani hakumaanishi kufanya kazi peke yangu bali ni kufanya kazi kwa njia tofauti. Mimi napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu ya utulivu inaokoa muda na gharama. Pia kubalidika kwa ratiba na huwiano mzuri wa maisha Ingawa ninaitaji nidhamu na mipango mizuri Ninaamini kuwa kufanya kazi nyumbani ni njia bora inayochagia tija, afya na furaha ya mfanyakazi katika dunia ya kazi ya kisa.

Kuna mambo mengi yanayo nifanya ni furahi sana, kwa sababu furaha kwangu haitokani na jambo moja tu, bali ni mchanganyiko wa vitu vidogo na vikubwa, vinavyo nipa maana ya amani ya moyo. Furaha ni hali ya ndani inayojengwa kupitia mahusiano, mafanikio, shukurani na kuridhika na maisha kwa ujumla. Ninapoyatafakari mambo haya, mimi natambua kuwa furaha ya kweli mara nyingi hupatikana katika vitu raisi vya kila siku. Kwanza kabisa mahusiano mazuri na watu ninao wapenda ndiyo chanzo kikubwa cha furaha yangu. Kuwa na familia na marafiki wanao nijali kunisikiliza na kuniunga mkono hunifanya nijisikie salama na kuthaminiwa. Muda ninao tumia kuzungumza, kucheka au kushurikiana nao hunijaza furaha ya kweli. Mahusiano haya hunikumbusha kuwa siko peke yangu katika safari ya maisha. Jambu lingine linalonifuraisha sana ni kufanikiwa kutimiza malengo yangu hata kama ni madogo. Kila ninapokamilisha kazi niliyo panga au kufikia hatua fulani niliokuwa nikitamani, mimi hupata hisia ya kurithika na kujivunia juhudi zangu. Mafanikio haya huniongeza motisha ya kuendelea kujitahidi na kuniamini zaidi. Pia kuwa na afya jema huniletea furaha kubwa. Ninapo hisi mwili wangu uko vizuri. Ninanguvu za kufanya kazi, kujifunza na kufurahia maisha. Afya jema hunipa uhuru wa kushiriki katika shuguli ninazopenda bila vikwazo. Ndiyo maana hujitahidi, kula vizuri, kupumzika na kufanya mazwezi kwa sababu najua afya ni msingi wa furaha. Furaha yangu pia hutokana na kujifunza na kukua binafsi. Ninapojifunza kitu kipya au kuboresha hujuzi wangu. Mimi hujiona nikipiga hatua mbele. Kujifunza hunifanya nijisikie hai na mwenye matumaini kuhusu siku zijazo. Iwe ni kusoma, kushiriki mafunzo au kujifunza kutokana na makosa. Mchakato huu huniletea furaha ya maendeleo. Zaidi ya hayo, mimi nasaidia wengine na kufanya wema manake hunifanya ni furahi sana. Ninapo saidia mtu anaye hitaji au kutoa mchangu chanya katika jamii napata furaha yandani isiyolinganishwa. Kujua kwa kitendo changu, hata kidogo, kimeweza kuboresha maisha ya mtu, hunijaza amani na shukurani. Furaha hutokana na hisia ya kuwa na maana katika maisha ya wengine. Pia kuwa na muda wakupumzika na kufurahia mambo ninayopenda hunichangamsha. Kusikiliza mziki, kutazama filamu, kusoma au kutembea katika mazingira ya asili hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kurejesha nguvu. Muda huu wakujituza hunifanya nijisikie mwenye furaha na uiano mzuru wa maisha. Ninapata furaha pia kutokana na shukrani na mtanzamo chanya. Ninapojifunza kushukuru kwa kile nilicho nacho badale kulalamikia nilicho kosa. Maisha huonekana kuwa mazuri zaidi. Mtanzamo chanya hunisaidia kuona fursa hata katika changamoto na kunifanya niishi kwa matumaini. Hivyo basi nikimalizia kinacho nifanya ni furahi sana ni mahusiano mazuri, mafanikio, afya njema, kujifunza, kusaidia wengine, kupumzika na kuwa na moyo wa shukurani. Furahi kwangu ni matokeo ya kuishi maisha yenye, maana, uwiano na upendo kwa nafsi yangu na kwa wengine.

Kuhifadhi pesa ni jambo lina ninalolipa kipaumbele kikubwa katika maisha yangu kwa sababu ninaamini kuwa nidhamu ya kifedha ni msingi wa usalama, uhuru na mafanikio ya badaye. Kuhifadhi pesa hakunisaidii tu kukabiliana na dharula bali pia hunipa uwezo wa kutimiza malengo yangu bila msongo mkuba wa mawazo. Njia ni nazotumia kuhifadhi pesa zinahusisha mipango, nidhamu na mabadiliko ya mtindo wa maisha. Kwanza kabisa mimi huanza kwa kupanga bajeti. Kila mwezi huandika mapato yangu na kuyagawa katika matumizi muhimu kama chakula, makazi, usafiri na bili. Baada ya hapo natenga kiasi maalum cha pesa kwa kuifadhi kabla hata ya kutumia kwa mambo mengine. Njia hii hunisaidia kuhakikisha kuwa kuhifadhi pesa si jambo la mwisho kufikiria. Bali nisehemu ya lazima ya mipango yangu ya kifedha. Pili, mimi natumia mbinu ya kuweka malengo ya kuhifadhi pesa. Malengo haya yanaweza kuwa ya muda mfupi kama kuhifadhi pesa za dharula au ya muda mrefu kama kununua nyumba, kuanzisha biyashara au kujiandaa kwa maisha ya badaye. Kuwa na lengo lililowazi hunipa motisha ya kuendelea kuhifadhi, hata pale ninapojaribiwa kutumia pesa katika mambo yasiyo ya lazima. Njia nyengine ninayotumia ni kupunguza matumizi yasiyo ya lazima. Mimi hujiuliza kabla ya kununua kitu kama kweli Kinakithi hitaji muhimu au nitamaa tu Kwa mfano badala kula kula mara kwa mara nje mimi hujitahidi kupika nyumbani Pia huepuka manunuzi ya ghafla ambayo mara nyingi husababisha matumizi yasiyopangwa nidhamu hii hunisaidia kuokoa pesa nyingi kwa muda mrefu. Pia natumia akaunti maalum ya akiba au njia salama ya kuhifadhi pesa.Kutenganisha kutenganisha pesa za matumizi Kutanganisha pesa za matumizi ya kila siku na pesa za akiba inanisaidia kuepuka kuzitumia bila sababu maalumu Wakati mwingine hujiwekea mfumo wa kuhamisha pesa kiotomatiki kwenye akiba mara tu Ninapo pokea mapato ilikuepuka kushawishi cha kuzitumia Zaidi ya hayo ninajitahidi kuongeza vyanzo vya mapato pale inapowezekana mapato ya ziada hunipa nafasi ya kufadhi pesa zaidi bila kuadhiri sana matumizi yangu ya kawaida Hii inaweza kuwa kupitia kazi za ziada, biashara ndogo au ujuzi ninaoweza kuuza mapato haya hunisaidia kukaribia malengo yangu ya kifedha kwa haraka zaidi ninazingatia pia nidhamu na uvumilivu katika kuhifadhi pesa kuhifadhi sii jambo la mara moja Bali ni mchakato unaohitaji muda na subira Wakatu mwingine mimi najitokeza changamoto au matumizi ya siyotarajiwa Lakini najitahidi kutoacha kabisa tabia ya kuhifadhi Hata kiasi kidogo kinacho, ninacho kiweka mara kwa mara, huleta tofauti kubwa baada ya muda. Pia najifunza kuhusu elimu ya kifedha ili kufanya maamuzi bora zaidi, kusoma kuhusu usimamizi wa fedha, uwekezaji, na kupanga maisha ya baadaye hunisaidia kutumia pesa kwa busara. Marifa haya hunifanya nijiamini zaidi katika maamuzi yangu ya kifedha. Nikimalizia mimi nahifadhi pesa kwa kupanga bajeti, kuweka malengo mbinu hizi hunisaidia kujenga usalama wa kifedha na kunipa amani ya moyo kwa sasa na siku zijazo.

Hali ya hewa ninayoipenda zaidi ni ile ya wastani, si baridi kali wala joto kali. Hii haina ya hewa, ya hali ya hewa unipa faraja ya mwili na akili. Na unifanya niweze kufanya shuguli zangu za kila siku bila usubufu mkubwa. Hali ya hewa ya wastani hunipa uguiano mzuri kati ya joto na baridi. Jambo linalochangia hafya, utulifu na fura yangu kwa jumla. Kwanza kabisa mimi, ninapenda hali ya hewa ya wastani kwa sababu inaniruhusu kufanya kazi kwa ufanisi. Ninapo kwa ufanisi. Ninapokuwa katika mazigira yenye joto la kati, kuwa raisi kuzingatia kazi bila kuchoka haraka au kusinzia. Joto kali linaweza kunifanya nijisikie mchofu na kukosa nguvo. Bali, huku baridi kali inaweza kunifanya nijikunyate na kushindwa kuzingatia vizuri. Hali ya ewa ya wastani unipa nguvu na umakini unaohitajika kwa kazi na masomo. Pia hali ya ewa unifanya nijisikie huru katika mafazi. Katika hali ya ewa ya wastani, inaweza kufaa mafazi mepesi bila kuisi joto kupita kiasi. Au kufa nguo za wastani bila kubeba mzigo mizi mizigo mizito ya makoti au mafazi ya baridi kali. Hii huniraisishia kupanga siku yangu na kunifanya nijisikie nipo huru na mwepesi katika arakati zangu. Sababu nyingine ni nayoipenda hali ya hewa ya wastani ni mchango wake kwa hafia. Hali hii usaidia mwili kudumisha joto la kawaida bila kutumia nguvu nyingi. Pia nimepunguza atari ya mangonjwa yanayo sababishwa na joto kali au baridi kali kama vile mafua makali au musongo wa joto Ninapokuwa katika hali ya hewa ya wastani nahisi mwili wangu uko sawa na ninaweza kufanya shuguli zangu bila kikwazo Pia napenda hali ya hewa ii kwa sababu inachangia utulifu wakisaikolojia jua la wastani pamoja na hewa safi hunifanya nijisikie mchangamufu na mwenye furaha. Wataalamu wengi wanasema kuwa hali ya hewa zuri huathiri moja kwa moja isia na mtanzamu wa mtu. Kwangu, hali ya hewa ya wastani hunisaidia kuwa na mtanzamo chanya na kupunguza msongo wa mawaza. Aidha, hali ya hewa ya wastani hunifanya nifuraiye shuguli za enje. Ni rahisi kutembea kufanya mazoezi au kukutana na marafiki nje bila kero. Hali hii hunifanya nitoke hinje zaidi kupumua hewa safi na kuunganishwa na mazigira ya asili. Usiano huu na mazigira uniongezea furaha na amani ya ndani. Hata hivyo, sio kwamba sipendi aina nyingine ya hali ya hewa kabisa. Kuna nyakati ambapo mfuwa ya wastani unipa fura na utulifu. Asa ninapokuwa nyumbani nikisomea au kupumzika. Baridi ya kiasi inaweza kuwa zuri katika maeneo fulani. Lakini kwa ujumla ali ya ewa ya wastani dio ninayo ipendelea zaidi. Kwa matumizi ya kila siku kukumalizia ali ya ewa ni nayo ipenda ni hile ya wastani kwa sababu unipa faraja. Afya jemu, uhuru wa kufanya shuguli na utulifu wa mawazo ni hali ya yawa inayonifanya nijisikie sawa kimwili na kiakili na hunisaidia kufuraiya maisha ya kila siku kwa uraisi na furaa.

Asubui ya leo nilianza kwa utaratibu mzuri na utulivu. Nilijitahidi kujiandaa kimwili na kiakili kabla ya kuanza majukumu ya leo. Asubui kwangu ni mda muhimu sana kwa sababu huweka muelekeo wa siku zima. Nafafanua kwa kina kile nilichofanya kwa kuanzia kuamka hadi kuanza siku yangu. Hivyo basi, niliamka saa kumi na mbili na nusu asubui, nikajitahidi kuamka mapema ili nipate muda wa kutosha wa kujiandaa bila haraka. Kuamka mapema, hunipa nafasi ya kupanga siku yangu vizuri na kunisaidia kuepuka msogo wa mawazo unao weza kutokea ninapochelewa. Nilipoamuka nilijihisi mwili wangu umepomzika kiasi kwa sababu nililala kwa mda wa kutosha usiku uliopita. Baada ya kuamuka, kitu ya kwanza nilichofanya ni, kushukuru na kujinyoosha mwili, nilikaa kitandani kwa dakika chache nikishukuru kwa uhai na afya. Kisha nikanyoosha mwili wangu ili kuondoa usingizi na uchovu. Badaye, nilienda kuosha huso na kupiga mswaki. Jambo lililo nifanya nijisikie nipo macho zaidi na tayari kuanza siku. Hatua hii ya mwanzo hunisaidia kuamsha mwili na akili pole pole. Kisha niliendelea na maandalizi ya chakula cha asubui.Kwa asubui ya leo nilikula chai Nilikunywa chai ya moto pamoja na mkate na yai. Chakula hiki hunipa nguvu ya kuanza siku, na kunisaidia kuepuka njaa mapema. Nina pendelea kula chakula cha asubui kilicho chepesi lakini chenye lishe bora kwa sababu hunifanya nijisikie mchangamufu bila uzito. Wakati wakula nilitumia muda huo pia kufikiria mambo muhimu niliyo yapanga katika niliyo yapanga kufanya siku nzima. Baada ya kula, nilijiaanda kuanza siku yangu ya kazi. Kwa kuwa siku hii sikuwa na safari ndefu, Nilianza siku yangu nyumbani. Niliandaa eneo langu la kazi Nikapanga dawati langu, na kuhakikisha kuwa nina vifaa vyote muhimu. Niliangalia ratiba yangu na kupanga kazi kulingana na vipaumbele hatua hii hunisaidia kuanza kazi nikiwa na mpangilio mzuri na umakini. Kuhusu hisia zangu asubuhi, nilisi utulifu na matumaini. Sikuwa na haraka wala msongo wa mawazo. Jambo lililo nifanya nijisikie vizuri sana. Nilikuwa na hisia ya kuwa siku itakuwa jema na yenye mafanikio. Kuamka mapema, kula vizuri, na kuanza siku kwa mpangilio, ulinipa hali ya kujiamini na motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Hivyo basi asubui ya leoa ilikuwa asubui tulifu venye mpangilio na chanya Kila atuwa niliyofanya, kuwanzia kuamka adi kuwaza kazi ilinisaidia kujiandaa vyema kwa siku zima Ninaamini kuwa asubui jema uzaa siku jema Nandio maana mimi najitaidi kila siku kuwanza asubui yangu kwa nidhamu, shukurani na mtanzamo chanya Pia ninaamini kwamba vile unavyo jitayarisha asubuhi Ndivyo siku yako itakuwa.

Nina kumbukumbu nyingi za shule. Nina kumbukumbu nyingi zuri za shule ambazo bado huniletea tambazamu. Ninapo zikumbuka. Kipindi cha shule kilikuwa atuwa muhimu sana katika maisha yangu kwa sababu kilinipa helimu, marafiki, nidhamu na mafunzo ya maisha ambayo yamenisaidia adi leo. Kumbukumbu hizi azihusiani tu na masomo darasani. Bali pia na huzuwefu wa kijamii michezo na matukio mbalimbali yaliyo unda hutu wangu. Kwanza kabisa kumbuku mzuri ninayo kumbuka ni urafiki nilio ujenga shuleni. Shule ilinipa nafasi ya kukutana na watu wa tabia na asili tofauti. Na kupitia ilo nilijifunza kufumiliana na kuheshimiana. Marafiki wa shule walifanya siku za masomo ziwe nye pesi na zenye furaha zaidi. Tulishirikiana kusoma, kucheka wakati wa mapumziko na kusaidiana wakati wa changamoto. Urafiki huu ulinifundisha humuimu wa ushirikiana na mushikamana. Kumbukumbu nyingine zuri ni walimu waliokuwa chanzo cha motisha. Kulikuwa na walimu walio kuwa wakijali sana maendeleo ya wanafunzi Sio tu helimu bali pia kimaadili Walituimiza kufanya bidii kujiamini na kutoogopa kushindwa maneno ya faraja au pongezi kutoka kwa mwalimu yalikuwa na nguvu kubwa na hadi kukufa sana na hadi leo bado hukumbuka baadhi ya ushauri wao uliobaki moyoni mwangu Pia nina kumbukumbu nzuri za shuguli za ziada kama michezo na sanaa kushiriki katika michezo ya shule, mashindano ya uibaji au ingizo kulinipa nafasi ya kungudua vipaji viangu na kujifunza kufanya kazi katika timu michezo ilinifundisha nidhamu, ufumilifu, na kushinda au kushindwa kwa heshima. Matukio ya ushindani na sherehe za shule yalileta furaha na msisimuko mkubwa. Nakumbuka pia, kwa furaha siku maalumu shuleni, kama siku za matokeo, safari za kielimu, au sherehe za mwisho wa mwaka. Siku hizi zilikuwa za kipekee kwa sababu zilifunja utaratibu wa kawaida wa masomo na kuleta hisia za shangwe safari za kielimu zilinipa fulsa ya kujifunza mambo mapya inje ya darasa na kuona dunia kwa mtazamo mpana zaidi mbali na hayo kumbukumbu za mafanikio ya kitaaluma bado hunipa fahari Nilipo fauru mutiani au kupata pongezi kwa kazi zuri Nilihisi furaha na kujifunia juhudi zangu. Mafanikio haya, ata kama yalikuwa madogo, yaliniongezea kujiamini na kuniamasisha kufanya kazi kwa bidii zaidi. Shule ilinifundisha kuwa juhudi huzaa matunda. Pia ninakumbuka kwa furaha nyakati za mapumziko na vicheko. Wakati wa chai au chakula cha mchana, tulikuwa tukizungumza, ucheka na kusahau kwa muda shinikizo la masoma. Nyakati hizi zilinifundisha umuhimu wa kusawazisha masomo na burudani. Zilifanya maisha ya shule yawe ya kufurahisha na yasiyo chosha. Hivyo basi, kila kumbukumbu imechangia kunijenga kuwa mtu nilie elewa. Shule haikuwa tu mahali pa kusoma vitabu Bali ilikuwa shule ya maisha ilionifundisha maadili, nidhamu na umuhimu wa kushirikiana na wengine.

Ndiyo, mimi ninapenda mziki wa jadi na inapouzingatia kwa kina natambuwa kuwa mziki huu unadhamani kubwa sana katika maisha yangu na katika jamii kwa hujumla. Mziki wa jadi si burudani tu, bali ni udhiri wa kitamaduni unaobeba historia, maadili na utambulisho wa jamii. Kupenda mziki wa jadi kunanisaidia kuunganishwa na mzizi ya mizizi yangu na kuelewa vyema safari ya vizazi vilivyotangulia. Kwanza kabisa napenda mziki wa jadi kwa sababu una ujumbe wenye maana ya mafunzo ya maisha. Nyimbo nyingi za jadi husimulia hadithi za jamii, mafundisho ya wazee au matukio muhimu ya kihistoria. Kupitia maneno na midundo yake, mtu hujifunza kuhusu heshima, mshikamano, bidii, na maadili mema. Muziki huu hunifanya nifikirie kwa kina na kuthamini hekima iliyoridhishwa kutoka kizazi hadi kizazi. Pili, mziki wa jadi hunifutia kwa sababu ya ala zake za asili na midundo ya kipekee. Ala kama ngoma, filimbi, zeze na mariba hutoa sauti zinazoguza, moyo na kuamusha hisia za ndani. Midundo yake kama maranyingi huendana na mapigo ya moyo. Jambo linalomfanya mtu ajisikie kushiriki kikamilifu katika muziki huo. Si kwa kusikiliza tu, bali pia kwa kucheza au kuimba pamoja. Mziki wa jadi pia hunipa hisia ya kutambulisho na fahari ya kitamaduni. Ninapousikiliza najisikia nimeunganishw na jamii yangu na historia yake. Hunifanya nitambue nilikotoka na kuthamini mila na desturi zetu. Katika dunia ya sasa inayobadilika kwa kasi na kukumbatia tamaduni za kigeni, mziki wa jadi hunikumbusha umuhimu wa kuhifadhi na kuheshimu utamaduni wetu Napenda mziki wa jadi kwa sababu huleta watu pamoja Mara nyingi huibwa au kuchezwa katika sherehe za kijamii kama harusi, sherehe za mafuno au mikutano ya kijamii katika matukio haya, mziki huunganishwa, huunganisha watu wa rika zote kuondoa mipaka ya kijamii na kuimarisha mshikamana furaha ya kuimba au kucheza pamoja hujenga hisia ya umoja na amani Pia mziki wa jadi unanafasi muhimu katika kutuliza na kuponya midundo yake ya asili na sauti zake tulivu huleta utulivu wa akili na kupunguza msongo wa mawazo Wakati mwingine ninapohisi kuchoka au kuwa na mawazo mengi. Kusikiliza mziki wa jadi hunisaidia kupumzika na kurejesha amani ya ndani. Ni kama tiba ya asili inayotuliza nafasi. Nafsi yangu, hata hivyo napenda kuunganisha mziki wa jadi na mziki wa kisasa. Ninapofurahia mziki wa jadi ulioboreshwa kwa mtindo wa kisasa? Huona jinsi urithi wetu unavyoweza kuendelea kuishi na kuvutia fizazi vipya. Mchanganyiko huu hunifanya nijisikie kuwa utamaduni si kitu cha zamani tu. Bali ni kitu kinachoendelea kukua. Napenda mziki wa jadi kwa sababu una ujumbe wenye maana. Unahifadhi utamaduni, unaunganisha watu na hutuliza nafsi. Ni hazina ya jamii inayopaswa kulindwa na kuendelezwa Kwangu mziki wa jadi si sauti tu Bali ni sauti ya historia utambulisho na roho ya jamii.

Ndio, napenda hesabu na nalipenda kwa sababu hunifanya nifikirie kwa kina kupanga mawazo na kutatua matapizo kwa njia ya mantiki. Hesabu si somo la ndarasani tu. Bali nilugha ya hulimwengu inayotumika katika maisha ya kila siku. Kadri nilivyozidi kuelewa hesabu, ndifio nilifiozidi kuzidhamini na kuona umuimu wake katika nyanja mbalimbali za maisha. Kwanza kabisa napenda hesabu kwa sababu inanifundisha kufikiri kimantiki na kwa mpangilio. Kila tatizo la hesabu lina hatuwa zake na hili kupata jibu sahihi ni lazima ufuate mchakato ulio sahihi. Hii hunisaidia kujenga nidhamu ya kufikiri, ufumilivu na umakini Ujuzi huu auishii ndarasani pekee Bali hunisaidia pia katika kufanya maamuzi ya kila siku na kutatua changamoto ninazokutana nazo Esabu hunifanya nijisikie nimeridhika ninapopata jibu sahihi hisia ya kutatua matatizo ngumu na kufikia suluhisho ni ya kufuraisha sana Mafanikio haya huniongezea kujiamini na kunifanya niamini kuwa kwa bidii na subira. Matatizo mengi yanaweza kutatuliwa. Hii inanitia moyo kukambiliana na changamoto nyingine maishani kwa mtazamo chanya. Sababu nyingine inayonifanya nipende hesabu ni matumizi yake ya kila siku. Kuanzia kupanga bajeti, kuhesabu muda, kupima umbali, hadi kufanya maamuzi ya kifedha hesabu hutumika kila mahali ninapongudua kuwa kile nilicho jifunza darasani kina matumizi halisi katika maisha. Hiyo hunifanya ni heshimu somo hili zaidi. Hesabu hunifanya nijisikie nipo tayari kukabiliana na masuala ya vitendo. Pia napenda hesabu kwa sababu hunihamasisha ubunifu katika kutatua matatizo. Wakati mwingine, tatizo moja la hesabu linaweza kutatuliwa kwanjia tofauti. Hii hunipa nafasi ya kuchunguza mbinu mbalimbali na kuchagua ile inayo nifaa zaidi. Mwili uwezo huu wakubadilika hunisaidia pia katika kazi na maisha. Ambapo mara nyingi hakuna suluhisho moja tu. Aidha, hesabu pia hunifundisha uvumilivu na kutokata tamaa. Sio kila tatizo huwa raisi mara ya kwanza, na wakati mwingine huchukua muda kabla ya kulelewa kika milifu. Lakini kwa kujaribu tena na tena, na kwa msaada wa walimu au marafiki, hatimaye suluhisho hupatikana. Somo hili hunifundisha kuwa kushindwa ni sehemu ya kujifunza, si mwisho wa safari. Hata hivyo ninatambua kuwa hesabu inaweza kuwa na changamoto kwa watu wengi wakati mwingine huonekana kuwa ngumu au ya kutisha hasaa pale musingi unapokesekana Lakini ninaamini kuwa kwa mbinu sahihi za kufundisha na mtanzamo chanya kila mtu anaweza kuelewa hesabu kwa kiwango fulani. Ninapo ziona kama fumbo la kutatua badala ya adui huwa rahisi kuzipenda. Kwa kumalizia napenda hesabu kwa sababu zina jenga mantiki, zina tumika katika maisha ya kila siku, zinanipa furaha ya kutatua matatizo na hunifundisha uvumilivu hesabu si somo tu kwangu. Bali ni chombo muhimu kinacho nisaidia kufikiri vizuri na kuishi kwa mpangilio zaidi. Hivyo basi na himiza kila mtu apende hesabu, afanye hesabu na hesabu itamsaidia maishani.

Kwa siku ya kawaida, mimi hutumia muda mwingi mtandaoni. Lakini kiwango hicho hutegemea majukumu niliyonayo, malengo ya siku, na hali yangu ubinafsi. Kwa wastadi, ninaweza kutumia kati ya saa sita, hadi saa kumi mtandaoni kwa siku. Muda huu hugawanyika katika shuguli mbalimbali kama kazi, kujifunza mawasiliano, burudani, na kupata taarifa mpya. Kwanza, sehemu kubwa ya muda kwangu mtandaoni, hutumika kwa kazi na masomo. Teknolojia ya mtandao imekua nyenzo muhimu sana katika utekelezaji wa majukumu yangu ya kila siku. Ninatumia mtandao kufanya utafiti, kuandika kazi, kusoma makala za kielimu, na kushiriki katika majukwaa ya kujifunza mtandaoni. Pia, barua pepe na programu za mawasiliano hunisaidia kuwasiliana na walimu, wenzangu kazini au washirika wa miradi. Shughuli hizi zinaweza kuchukua takribani saa tatu hadi nne kwa siku. Pili, mimi hutumia muda mtandaoni kwa mawasiliano ya kijamii. Kupitia mitandao ya kijamii kama vile whatsapp, facebook au majukwaa mengine ya mazungumzo Ninaweza kuwasiliana na marafiki, familia na watu ninaofanya nao kazi mawasiliano haya hunisaidia kudumisha uhusiano, kubadilishana mawazo na kupata habari muhimu kwa haraka Ingawa ninajaribu kuthibiti matumizi ya mitandao ya kijamii, bado ninaweza kuchukua saa moja hadi mbili kwa siku. Pia burudani ni sehemu nyingine inayochangia matumizi yangu ya mtandao. Ninapopata muda wa mapumziko, ninaweza kutazama video, kusikiliza muziki, au kusoma habari na makala za kuvutia. Wakati mwingine mimi huangalia filamu au vipindi fupi vya kielimu na burudani. Burudani mtandaoni hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nafasi ya kupumzika baada ya shughuli nyingi. Hii inaweza kuchukua takribani saa moja hadi mbili kulingana na siku. Mtandao pia hunisaidia kupata taarifa za kila siku kama habari za ndani na kimataifa. Hali ya hewa, afya na maendeleo ya teknolojia. Kupitia tovuti za habari na blogu ninaweza kubaki nikiwa na ufahamu wa mambo yanayoendelea duniani. Hii ni muhimu ili kuendelea kujielimisha na kuwa raia mwenye taarifa sahihi. Kwa kawaida shughuli hii huchukua muda mfupi labda dakika 30 hadi saa moja. Hata hivyo, ninatambua umuimu wa kuweka mipaka katika matumizi ya mtandao. Kutumia muda mwingi mtandaoni kunaweza kuadhiri afya, muda wa kupumzika, na uhusiano wa ana kwa ana. Ndiyo maana ninajaribu kupanga ratiba, kuchukua mapumziko, na kushiriki katika shughuli zisizo za mtandaoni kama mazoezi, kusoma vitabu vya karatasi, au kuzungumza na watu uso kwa uso. Mimi ninatumia muda. Mimi ninatumia muda mtandaoni kwa siku na ni muhimu na wenye manufaa ikiwa utatumika kwa njia sahihi. Mtandao ni chombo chenye nguvu, kinachoweza kusaidia maendeleo ya mtu binafsi na pia jamii. Mradi tu utumiwe kwa kiasi na kwa malengo yaliyo wazi.

Kila jioni kabla ya kulala ninafuata ratiba fulani ambayo inanisaidia kupumzika, kutuliza mawazo na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Ratiba hii ni muhimu sana kwa maisha kwa sababu hunisaidia kumaliza siku nikiwa na utulivu wa mwili na akili. Hasa baada ya shughuli nyingi za mchana, ingawa kuna nyakati ratiba hubadilika kidogo. Kuna mambo ya msingi ambayo mara nyingi nafanya kila jioni. Mwanzo mimi napunguza shughuli nzito na kelele kadri jioni inavyo ingia. Baada ya kumaliza kazi au masomo ya siku, mimi najaribu kuwacha majukumu ya nayo itaji umakini mkubwa. Hatuwa hii hunisaidia kuondoa musongo wa mawazo ulio kusanyika mchana. Wakati mwingine huandaa orotha fupi ya mambo ya kufanya kesho, ili nisibebe mawazo mengi kichwani, ninapolala. Kuandika mipango ya kesho hunifanya nijisikie huru na mwenye utulivu zaidi. Pili mimi hujishugulisha na usafi binafsi kuoga jioni ni moja wapo ya mambo ninayopenda sana kabla ya kulala. Maji unisaidia kupumzisha misuli na kuondoa uchovu wa siku nzima. Baada ya kuoga, mimi huvaa nguo za kulalia ambazo nisafi na laini ili nijisikie huru na mtulivu. Usafi huu hunipa hisia ya upya na hunisaidia kulala kwa raha zaidi. Pia mimi hutenga muda mfupi wa kula, chakula cha jioni au kunywa kinyuaji chepesi. Huwa ninaepuka kula chakula kizito sana usiku kwa sababu kinaweza kunisumbua usingizini. Badala yake na chagua chakula chepesi au matunda. Wakati mwingine unywa chai ya moto au maziwa ambayo hunisaidia kutuliza mwili. Mda uu pia hunipa nafasi ya kuzungumza na familia au watu wakaribu ikiwa wapo. Kabla ya kulala, mimi upunguza matumizi ya simu au vifaa vya kielektroniki. Ingawa si rahisi kila mara, ninajitahidi kuepuka kuangalia simu muda mrefu usiku. Badala yake, mimi huamua kusoma kitabu, kusikiliza muziki, au pia kukaa kimya nikitafakari siku yangu. Kusoma hunisaidia kupeleka mawazo mbali na matatizo na hunifanya nihisi utulivu wa ndani. Pia mimi hutenga muda wa kutafakari au kujihoji binafsi. Katika muda huu nafikiria mambo mazuri ya liyo tokea siku hiyo. Mafanikio madogo na changamoto nilizo kutana nazo. Kutafakari hunisaidia kujifunza kutokana na makosa na kushukuru kwa mambo ni liyo nayo. Wakati mwingine pia naomba au kufanya mazowezi mepesi ya kupumua ili kutuliza akili ya moyo. Mwisho kabisa ninapoingia kitandani na hakikisha mazigira ya chumba changu ya nafaa kwa usingizi. Mimi hupunguza mwanga, huzima kelele, zisizo za lazima na kuhakikisha kitanda kipo katika hali nzuri. Kisha mimi ujaribu kulala kwa wakati unaofaa ili mwili wangu upate mapumziko ya kutosha. Usingizi mzuri hunisaidia kuamka nikiwa na nguvu na hali mpya ya kuanza siku inayofuata. Mambo ambayo ninafanya kila jioni kabla ya kulala yana mchango mkubwa katika afya yangu ya mwili na akili. Ratiba hii hunisaidia kuishi maisha yennye mpangilio, utulivu na tija zaidi kila siku.

Ndiyo, mimi napenda mvua kwa sababu ina hadhari nyingi chanya katika maisha ya binadamu, mazingira na hata hali ya kihisia. Mvua si chanzo cha maji, bali pia ni ishara ya uhai, matumaini na upya. Kila ninapoona mvua ikinyesha, mimi hujihisi utulivu fulani na furaha ya ndani ambayo si rahisi kuelezeka kwa maneno machache. Kwanza kabisa napenda mvua kwa sababu ya mchango wake mkubwa katika mazingira. Mvua husaidia mimea kukua, inafanya ardhi kuwa na rutuba na huchangia uzalishaji wa chakula. Bila mvua maisha yangekuwa mangumu sana. Hasa kwa wakulima na jamii. Jamii zinazotegemea kilimo maji ya mvua hujaza mito, mabwawa na visima. Hivyo hukikisha upatikanaji wa maji safi kwa matumizi ya nyumbani na hata kwa wanyama. Kwa upande huu mvua ni baraka kubwa sana. Mfuwa unikumbusha huzuri wa asili. Baada ya mvua kunyesha, hewa huwa safi, miti na nyasi huwa za kijani kibichi na mazingira huonekana yenye uhai zaidi. Harufu ya ardhi baada ya mvua inajulikana kama ni ya kipekee na hunipa hisia zuri sana. Huu ni wakati ambao napenda kutoka nje kidogo na kufurahia uzuri wa mazingira. Mradi tu mvua iwe imepungua. Mvua hunifanya nijisikie mtulivu kiakili. Sauti ya matone ya mvua yakingonga paa au ardhi huwa ni ya kutuliza sana. Wakati wa mvua napenda kukaa ndani nikiwa na blanketi, ni kisoma kitabu au ni kisikiliza mziki wa taratibu. Hali hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nafasi ya kutafakari mambo ya maisha. Kwa watu wengi mvua huleta huzuni lakini kwangu mimi huleta amani na utulivu wa kipekee. Kwa upande mwingine, mvua hunifundisha subira na uvumilivu. Wakati mvua inaponyesha kwa muda mrefu, shughuli nyingi husimama na pia kupungua. Hii hunipa nafasi ya kupumzika, kupanga upya mipango na kujifunza kukubali. Kukubali hali ambazo siwezi kuzibadilisha. Kwa namna hii, mvua inakuwa kama mwalimu wa maisha. Ikinifundisha umuhimu wa kukubali mabadiliko na kuendelea mbele. Napenda pia mvua kwa kiasi. Mvua nyingi kupita kiasi inaweza kuleta changamoto kama mafuriko, uaribifu na miundo mbinu na mangoja pia. Mvua kubwa pia inaweza kusababisha usumbufu wa usafiri na shughuli za kila siku. Katika hali kama hii, mvua huweza kuwa kero badala ya furaha. Ndio maana naamini, mvua zuri ni ile ya wastani, isiyoeta madhara makubwa kwa watu na mali zao. Mimi ningependa kusema, napenda mvua kwa sababu ya manufaa yake, mengi na hisia zuri inazoniletea. Ingawa inachangamoto zake, mvua ni semu muhimu ya maisha na mazingira yetu. Kwangu, mimi mvua ni ishara ya uhai, upya na tu matumaini mapya kila inaponyesha. Mvua ikinyesha huathiri watu mbali mbali wale wana biashara wanatamani mvua ikinyeshe Mvua isinyeshe ndiyo waendele kufanya biashara zao Lakini wakulima wanafurahia kunye mvuaa wakati inanyesha hivyo basi mvua ikinyesha kuna wale inawasaidia Mara papo hapo na kuna wengine wanaomba isinyeshe lakini kwa hayo, mimi mvua naipenda sana inaponyesha.

Arufu ninayoipenda zaidi ni arufu ya mvua inaponyesha juu ya harthi kafu, ambayo mara nyingi hujulikana kama arufu ya udongo baada ya mfuwa. Arufu hii ni ya kipekee sana kwangu na kila ninapoisikia uhisi furaha na utulifu wa ndani. Si arufu kali wala ya kufutia kupita kiasi. Mbali ni laini ya asili na yenye kuguza hisia za moyo moja kwa moja. Kwa namna fulani, arufu hii hunifanya nijisikie karibu zaidi na mazigira na maisha yenyewe. Kwa upande wa aina ya arufu, si chakula wala manukato ya dukani, bali ni arufu ya asili. Inatokana na mchanganyiko wa maji ya mvua, udongo na mimea. Ingawa napenda pia harufu ya chakula kizuri kinapopikwa au manukato yenye mfuto, arufu ya mfuwa inanafasi ya pekee moyoni muangu. Ni arufu hambayo haitaji kutengenezwa na binadamu bali utokea yenyewe kama zawadi ya asili. Arufu hii hunifanya nikumbuke kuwa kuna huzuri mkubwa katika vitu raisi vya maisha. Mara nyingi huisi arufu hii mvuwa inaponyesha baada ya kipindi kirefu cha jua kali. Wakati matone ya kwanza ya mvua yanapoangukia harithini, arufu hii huenea hewani kwa haraka. Hasa nikiwa nyumbani au shambani Napenda kusimama kimya na kuvuta pumzi hii ndevu ili kufurahia Wakati mwingene hujitokeza jioni au asubui na hufanya mazigira yawe tulifu na yenye baraka ni wakati ambao hunifanya nihisi kama dunia hii imepata pumziko jipyaa Arufu hii hunikumbusha kumbukumbu nyingi za utoto wangu Unirudisha nyuma katika siku nilizokuwa nikicheza nche na marafiki wakati mvua inaanza kunyesha. Tulikimbililia kujificha lakini tulikuwa na furaha. Pia inanikumbusha maisha ya kijijini, mashamba ya kijani na wakati familia ilipokusanyika pamoja baada ya mvua. Kila harufu huleta picha ya amani, urafiki na maisha yasio na msongo mkubwa wa mawazo. Ni kumbukumbu safi na zenye joto la upendo Ninapohisi arufu ii Mimi huisi utulifu mkubwa wa moyo na akili Musongo wa mawazo hupungua na pia ninahisi kama nimepata nafasi ya kupumua upya Arufu hii hunipa matumaini mapya na hunifanya nijisikie mwenye shukurani kwa maisha Pia hunisaidia kutafakari na kuunganisha mawazo yangu kwa utulifu. Kwa ujumla, arufu hii hunifanya nijisikie salama, mwenye furaha na karibu na asili. Ivyo basi, arufu ya mvua juu ya hardhi ni zaidi ya arufu tu kwangu. Ni hisia, ni kumbukumbu na pia ni chanzo cha amani. Inanifundisha kudhamini vitu vidogo vya maisha ambavyo mara nyingi hupitwa bila kutambuliwa Lakini kuna wale ambao wao wanapenda arufu zingine za maua au manukato au chakula Lakini kwangu mimi ya arufu ya mfuwa ya hardhi ndiyo naipenda zaidi.